Wakati ninapokumbana na mgogoro na mtu, chambo la kwanza nafanya ni kujituliza. Najua jasira ikitawala maamuzi mengi huwa mabaya. Kwa hivyo, hujitahidi kupumua kwa kina na kuepuka kujibu papo hapo nikiwa na jazba. Baada ya kutulia, hujaribu kumskiliza mwenzangu kwa makini ili kuelewa anachohisi na anacholalamikia. Hata, kama sikubaliani naye, kusikiliza hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Kisha, hujitahidi kueleza msimamo wangu kwa heshima bila matusi au kulaumu. Badala ya kusema, wewe kila mara napendelea kusema, niliisi hivi wakati jambo hili lilitokea. Njia hii hupunguza mvutano na kufungua nafasi ya mazungumzo ya kweli. Kama, nimekosea huomba msamaha bila kujitetea sana. Kwa sababu, kukubali kosa ni ishara ya ukomavu, si udhaifu. Ikiwa mgogoro ni mkubwa au mazungumuzo yanapata joto, huona ni busara kuchukua muda wa mapamuziko na kuairisha mazungumzo hadi pale pande zote zitatulia. Wakati mwingine, humshirikisha mtu wa tatu ninayemuamini ili kusaidia kusuluhisha wakati.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini kuna aina chache vinavyonivutia zaidi kuliko vingine. Kwa kabisa napenda sana vitabu vya hadithi au riwaya, hasaa vile vyenye simulizi za aina na za kina na wahusika waliotengenezwa vizuri. Riwaya za kijamii na zile zinazoguza maisha halisi hunifanya nifikirie zaidi kuhusu tabia za binadamu, mahusiano na changamoto za kila siku. Pili, huvutiwa sana na vitabu vya maarifa na maendeleo binafsi. Vitabu vya uongozi nidhamu binafsi na saikolojia hunisaidia kujitathmin, kuboresha namna ya kufikiri na kufanya maamuzi bora maishani. Aina hii ya vitabu hunipa motisha na kunipa mtazamo mpya kuhusu kazi na maisha kwa ujumla. Pia napenda vitabu vya historia na maswala ya kijami. Kwa sababu hunisaidia kuelewa chanzo cha mambo yanayotokea sasa na kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya watu wa zamani. Vitabu hivi hunifanya niwe na uelewa mpana wa dunia. Kwa ujumla, napenda vitabu, vinavyoniongeza maarifa, vinavyoniguza kihisia, na vinavyonifanya nifikirie kwa kina kusoma kwangu, si burudani tu, bali pia ni njia ya kujijenga na kupanua upeo wa fikra.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la kuchapishwa. Habari za mtandaoni ni rahisi kupatikana wakati wowote na mahali popote kupitia simu au kompyuta. Pia, unipa fursa haya kupata taarifa za haraka na silizo sasishwa hasaa pale kuna potokea tukio muhimu au dharura. Sababu nyingine ni kwamba habari mtandaoni uniruhusu kuchagua mada ninazo zipenda kama siyasa, uchumi, elimu, teknolojia au michezo bila kulazimika kununuwa gazeti zima. Vile vile, kuna maoni, video na uchambuzi wakina unaosaidia kuelewa habari vizuri zaidi. Hata hivo, gazeti la kuchapishwa bado lina nafasi yake, hasa kwa watu wanao penda kusoma kwa utulivu bila kufurugwa. Na mtazamo au matangazo au arifa za simu lakini kwa kasi ya maisha ya sasa habari mtandaoni hunifaa zaidi. Kwa sababu, ni za haraka, nafuu na zinaendana na teknolojia ya kisasa.

Nina mahusiano ya heshima ukaribu na kujali na wazee wangu na wadhamini sana kwa sababu wao ni chanzo cha hekima, maadili na muelekeo wa maisha. Mara nyingi hujitahidi kuwasikiliza wanapo nishauri kwani uzoefu wao umenisaidia kuepuka makosa mengi na kufanya maamuzi bora. Ninapo pata nafasi hupenda kuwatembelea na kuwasiliana nao kwa simu ili kujua hali zao na kushirikiana nao ki mawazo. Mazungumzo nao hunipa utulivu wa moyo na kunikumbusha mizizi yangu, mila na desturi za jamii. Pia, hujitahidi kuwasaidia pale ninapoweza, iwe ni kwa msaada wa kimwili, kihisia au kifedha. Mahusiano yangu na wazee wangu yamejengwa juu ya uvumilivu na kuelewana. Hata pale tunapokuwa na mitazamo tofauti. Nina amini kuwa kuwaheshimu na kuwajali wazee ni wajibu wa kila mtu na ni njia mojawapo ya kudumisha mshikamano, wa familia na jamii kwa ujumla.

Ninajihisi vizuri, lakini pia makini kuhusu tathmin za kazi. Kwa upande mmoja, naziona kama nafasi muhimu ya kujifunza na kujitathmini. Unisaidia kuelewa nguvu zangu, maeneo ninayofanya vizuri, na pia ma punguvu yanayoitaji kuboreshwa. Nikipewa maoni kwa njia ya heshima na yenye kujenga. Huwa nayapokea kwa moyo wazi na kuyatumia kama motisha ya kujiboresha. Kwa upande mwingine, tathmin za kazi zinaweza kuleta msongo kidogo, hasaa pale matarajio yanapo kuwa makubwa au mawasiliano hayako wazi. Hata hivyo, nimejifunza kuzichukulia kama sehemu ya kawaida ya ukuwaji wa kitaaluma. Si ukumu binafsi kwangu, kutathmin bora ni ile inayochochea maendeleo, inaweka malengo wazi na inajenga waminifu kati ya wafanyikazi na mwajiri.

Safari iliyojaa kujifunza changamoto na ukuwaji binafsi. Masomo yangu yamenipa msingi, dhabiti wa maarifa na nidhamu. Huku, kazi ikinipa nafasi ya kuyatumia maarifa hayo katika mazingira halisi ya maisha. Ninaamini masomo na kazi ni vitu viwili vinavyo kamilishana. Na kila kimoja, kina mchango mkubwa katika kunijenga kama mtu na mtaalam. Katika masomo, nimejifunza umuhimu wa kupanga muda, kujituma na kukuwa mvumilivu. Kulikuwa na nyakati ambazo masomo yali hitaji juhudi kubwa, hasa wakati wa mtihani au miradi mizito. Hata hivyo, changamoto hizo zilinifundisha kutokata tamaa na kutafuta njia badala za kuelewa masomo magumu. Pia, masomo yamenijengea uwezo wa kufikiri kwa kina kufanya utafiti na kuchambua matatizo kabla ya kutoa maamuzi. Zaidi, ya vyeti, masomo yamenipa maadili kama uadilifu, nidhamu na kuwajibika. Kwa upande wa kazi, nimepata uzoefu unao nisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Kazi imenifundisha umuimu wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Kuheshimu mamlaka na kuwasiliana kwa ufanisi nimejifunza kuwa kila mtu kazini ana mchango wake na mafanikio ya taasisi ya nategemea juhudi za pamoja. Pia, kazi imenifundisha namna ya kushughulikia shinikizo, kutatua migogoro kwa hekima na kufanya maamuzi kwa wakati unaofaa. Changamoto kazini zimekua sehemu ya safari yangu. Wakati mwingine hukutana na ratiba ngumu, matarajio makubwa au hali zisizo tarajiwa. Badala ya kuziona kama vikwazo, nimejifunza kuzichukulia kama fursa za kujifunza. Kila changamoto imeniongeza uzoefu na kunifanya niwe na uwezo mkubwa zaidi wa kukabiliana na hali tofauti. Aidha maoni kutoka kwa wakubwa na wenzangu yamenisaidia kuboresha utendaji wangu na kuongeza ufanisi. Kinachonitia moyo zaidi katika kazi na masomo yangu ni kuona maendeleo ya hatua kwa hatua. Kila ninapofanikiwa kutimiza lengo hata dogo hunipa motisha ya kuendelea mbele. Ninaweka malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu na kujitahidi kuyafikia kwa bidii na nidhamu ninaamini kujifunza hakuishii darasani au kazini ni mchakato unao endelea maisha yote.

Ninapokutana na makosa kazini, huwa nayashughulikia kwa utulivu na uwajibikaji. Hatua ya kwanza ni kukubali kosa bila kulaumu wengine au kutoa visingizio. Kukubali, hunisaidia kukabili mapema kabla haijakuwa kubwa zaidi. Baada ya hapo, nachambua chanzo cha kosa. Ili kuelewa kilichotokea. Iwe ni kutokana na kukosa maarifa, kukosa taarifa, au muda mdogo au pia mawasiliano duni. Hii hunisaidia kuepuka kurudia kosa hilo siku zijazo. Ikiwa kosa linaadhiri wengine au kazi kwa ujumla, huarifu wahusika, husika mapema na kupendekeza suluhisho badala ya kusubiri ligundulike lenyewe. Pia, nachukua hatua za kurekebisha kosa kwa haraka, kadri inavyowezekana. Nikiwa tayari kujifunza au kuomba msaada pale inapohitajika. Maoni kutoka kwa wakubwa au wenzangu nayachukulia kama fursa ya kujiboresha, si kama kushushwa hathi. Na mwisho kabisa, hujifunza kutokana na kosa kwa kuboresha mbinu zangu za kazi, kama kupanga muda vizuri, kuhakiki kazi mara mbili, au kuboresha mawasiliano kwa mtazamo wangu. Makosa si mwisho wa safari mbali ni sehemu ya kujifunza na kukua kitaaluma.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza nalolifanya ni kujiandaa kiakili na kimwili. Huwa na jitahidi kufika kazi ni mapema ili nipate muda wa kutulia, kupanga mawazo na kujitarisha kwa siku ilio mbele yangu. Kufika mapema unisaidia kuanza kazi bila haraka au msongo wa mawazo na unipa nafasi ya kukagua mazigira ya kazi na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Bada ya hapo, napitia ratiba na vipa umbele vya siku. Uangalia kazi nilizo panga kufanya, mikutano iliopo na majukumu yenye uharaka zaidi. Hii unisaidia kupanga muda vizuri na kuepuka kuchanganyikiwa. Ikiwa kuna kazi ilio na tarehe ya mwisho, uiweka kama kipaumbele hili kuhakikisha inakamilika kwa wakati. Atua inayofuata ni kukagua taarifa muhimu. Hii inaeza kuwa ni kusoma barua pepe, ujumbe wakikazi au taarifa zozote zilizo achwa kutoka siku iliopita. Kupitia taarifa mapema unisaidia kuelewa hali ilivyo na kuchukua atua stahiki bila kuchelewa. Pia kujitahidi kujibu ujumbe muhimu kwa wakati ili kudumisha mawasiliano mazuri kazini kisha na jiandaa kwa zana za raslimali za kazi. Kwa kikisha vifaa vinavyo itaji vipo na vinafanya kazi nzuri. Iwe ni kompyuta, nyaraka, hao vifaa vingine. Maandalizi haya unisaidia kuepuka kusimama katikati ya kazi kwa sababu ya changamoto ndogo zinazoweza kuzuilika mapema. Mwisho kabisa uanza kazi kwa mtanzamo, chanya na nidhamu. Ujiwekea lengo na kufanya kazi kwa ufanisi. Kushirikiana vizuri na wezangu na kutoa matokeo bora. Ninaamini kuanza kazi kwa mipangilio mzuri. Uweka msingi imara wa siku yenye mafanikio natija.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia inayo jenga ukaribu, maelewano na furaha ya pamoja. Kwangu, familia ni nguzo muhimu ya maisha. Mahali ninapopata faraja ushauri na nguvu ya kuendelea mbele. Ndio sababu hujitahidi kujenga muda mahususi wakuwa pamoja nao licha ya majukumu ya kazi au shughuli nyingine za kila siku. Moja ya njia ninazo penda kutumia muda na familia yangu ni kupata chakula pamoja. Wakati wa kula ni nafasi nzuri ya kuzungumza, kucheka na kubadilishana habari za siku. Kila mmoja hupata nafasi ya kusimulia alichopitia, changamoto, alizokutana nazo au mafanikio madogo eeh, ya alio yapata. Mazungumzo haya hunisaidia kuwa kuwajua zaidi wanafamilia wangu na kuimarisha mshikamano wetu. Pia hupenda kushiriki kazi za nyumbani pamoja. Ingawa kazi kama kupika, kusafisha au kupanga nyumba zinaweza kuonekana ndogo, kufanya mambo haya kwa pamoja huleta hisia ya umoja na uwajibikaji. Wakati mwingine, kazi hizi huambatana na muziki, vicheko na hadithi za zamani. Jambo, linalofanya muda huo kuwa wakufurahisha zaidi kuliko mzigo. Wikendi au wakati wa mapumziko, hupenda kutumia muda na familia yangu kupitia shughuli za burudani. Tunaweza kutazama filamu au vipindi vya televisheni pamoja, kucheza michezo ya ubao, au hata kutembea nje kwa matembezi mafupi. Shughuli hizi hutusaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo huku zikiimarisha uhusiano wetu. Napenda pia kutumia muda na familia yangu kwa mazungumzo ya kina, hasa na wazazi au wazee wa familia. Mazungumzo haya mara nyingi yanahusu maisha, maadili na uzoefu, wao husikiliza kwa makini wanapo nishauri au kusimulia historia ya familia. Kupitia mazungumuzo haya nimejifunza mengi kuhusu uvumilifu, heshima na umuhimu wa kushikamana kama familia. Wakati mwingine kutumia muda na fursa yangu kunahusisha kuwasaidia au kuwajali. Inaweza kuwa ni kusaidia watoto na masomo yao. Kusikiliza wana familia alie na changamoto au kuwafariji wanaopitia nyakati ngumu. Ninaamini kuwa uwepo na msaada wakiisia ni zawadi kubwa ambayo mtu anaweza kumpa mwana familia. Pia napenda kusherekea matukio maalum na familia yangu kama siku za kuzaliwa, sikukuu au mafanikio ya mtu mmoja. Sherehe hizi hutukumbusha umuhimu wa kushukuru na kufurahia hatua ndogo na kubwa za maisha pamoja hata, sherehe ndogo nyumbani huwa na maana kubwa kwangu. Kwa ujumla, napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia inayo jenga upendo, heshima na mshikamano wa kudumu. Ninaamini kuwa muda unaotumika na familia ni uwekezaji wa thamani ambao huleta amani ya moyo na furaha ya kweli.

Napenda sana ugali kwa sababu ni chakula cha kiasili ambacho kinachangia nguvu na lishe ya mwili. Kwa kawaida, huchanganyika kwa urahisi na mboga mbalimbali, nyama, samaki, au mchuzi. Jambo, linalonifanya kuwa na ladha tofauti kila mara kulingana na mchanganyiko. Ugali ni chakula kinachonipa hisia ya kushiba kwa muda mrefu. Jambo ambalo ni muhimu hasaa baada ya siku ndefu za kazi au shule. Kila mara ninapokula ugali, huwa ninakumbuka nyumbani na mila za familia. Mara nyingi mama au bibi hubariki chakula kwa upendo na kutufundisha kudhamini lishe tunalopata. Hii inafanya ugali si chakula tu, bali pia kumbukumbu za kifamilia na tamaduni. Kwa mfano, ukiwa na sukuma wiki au kunde, ugali huchangia lishe ya protini na nyuzinyuzi muhimu kwa mwili. Pia hupunguza njaa kwa haraka na kunipa nguvu za kufanya shughuli mbalimbali. Wali ni chakula kingine ninachopenda. Hasaa pale unapokuwa na mchuzi mzuri. Kama mchuzi wa samaki au mboga mbichi. Hata hivo kwa sababu ugali ni rahisi kutengeneza unakubalika kwa kila familia na unaweza kula na vyakula vingi tofauti. Huendelea kuwa chagua langu la kwanza. Ugali pia unaleta urahisi wa kula pamoja kwa sababu huna haja ya vyombo maalum na unaweza kugawanyika kwa urahisi kwenye familia nzima. Kwa kifupi, ugali ni chakula kinachonipa lishe, furaha na kumbukumbu nzuri za familia. Hupatika na kirahisi, ni rahisi kugawa. Na kila mlo, unaona thamani yake. Hii ndiyo sababu ninapendelea ugali kuliko wali. Ingawa, wakati mwingine napenda kujaribu wali wenye mchuzi wa ladha. Ugali ni zaidi ya chakula, ni sehemu ya maisha, utamaduni na tamaduni zetu za kifamilia.

Likizo yangu ya ndoto ni ile ambayo inachanganya utulivu, burudani na fursa ya kujifunza. Napenda kwamba ni likizo ambayo sio tu kupumzika bali pia kunipa uzoefu wa kipekee wa maisha, kuchunguza sehemu mpya na kuunda kumbu kumbu za kudumu. Likizo hiyo ya ndoto ingekua na mchanganyiko wa asli, historia, utamanduni na shuguli za kufurahisha ambazo zingekuwa na maana kwa mwili na akili zangu. Kwanza, napenda likizo hiyo iwe kando ya maji safi. Iwe ni bahari, ziwa, au mabwawa makubwa. Kupata nafasi ya kuogelea, kuogelea kwa maji ya moto, au baridi, na kuangalia mawimbi yakiisha kwa utulivu hutoa amani ya kipekee. Likizo, hiyo ingehusisha siku za kupumzika chini ya jua kusikiliza sauti za mawimbi na kuchukua picha za mandhari ya bahari yenye rangi ya bulu au samawati. Pia, napenda kuwa na nafasi ya kutembea kwenye pwani, au misitu iliyo karibu na pwani, nikifurahia upepo wa asli na manthari ya kijani. Mazingatio haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru kabisa. Pili, napenda kushiriki katika shuguli za kijamii na tamaduni za eneo husika. Ningependa kutembelea vijiji vya kihistoria, makumbusho, au mbuga za wanyama ili kujifunza historia na maisha ya watu na mazingira ya eneo hilo. Shuguli hizi zingehusisha pia kuonja chakula cha kienyeji, kushiriki michezo au sherehe za kitamaduni na kuzungumza na watu wa eneo hilo. Hii ingehakikisha kwamba likizo yangu sio burudani tu, bali pia kufungua macho yangu na kuongezea maarifa. Pia napenda likizo iwe na sehemu ya brudani na mapumziko ya akili. Ningependa kusoma, vitabu, vyangu, pendwa, chini ya kivuli, cha miti, au kando ya ziwa, kuandika kumbukumbu za siku na kujishugulisha na sanaa kama kupaka rangi au kuchora. Hii ingehakikisha kwamba ni likizo inayojenga kiakili na kihisia, si tu kimwili. Likizo ya ndoto pia ingehusisha mazoezi ya mwili na kupanda milima, midogo midogo, kufanya yoga, kando ya ziwa, au michezo ya maji kama kiakin na kuogelea. Hii ingehakikisha kwamba mwili wangu unafanya kazi huku akili pia ikipumzika na kunifanya nijisikie imara na mchangamfu. Zaidi ya, napenda likizo hiyo iwe na watu wangu wa karibu, familia na marafiki, wanaposhirikiana kwenye likizo, furaha huongezeka mara mbili. Sherehe ndogo za pamoja, vikao vya kicheko, na mlo wa pamoja vina tengeneza kumbu kumbu ambazo zinadumu milele. Pia, uwepo wa watu wa kuaminiana hufanya likizo kuwa salama, tulivu na yenye furaha ya kweli. Kumalizia, likizo yangu ya ndoto ni mchanganyiko wa utulivu wa asili, burudani, elimu, mazoezi na mshikamano wa kijamii. Ni likizo ambayo huniwezesha kupumzika, kujifunza, kuchunguza na kuunda kumbu kumbu za kipekee. Ni sehemu ya maisha yangu ninayopenda kuirudia mara kwa mara. Ni kupona kutoka msongo wa kila siku na kujipatia nguvu za kuendelea mbele. Kwa kufuraha na matumaini likizo hiyo, si tu kwa mapumziko ya mwili bali ni safari ya kiakili, kihisia na kiroho inayonifanya nijisikie kamili na kushukuru maishani.

Naam, nimewai kulima. Na uzoefu huo umekuwa muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu umenifundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kazi ya mikono. Kulima si kazi rahisi. Ni mchakato unaohitaji muda, bidii na uangalifu mkubwa. Hata hivo, ni kazi ambayo hutoa matokeo yenye kuridhisha pale mazao yanapokomaa na kuona matokeo ya jitihada zako. Nilianza kulima katika shamba dogo lililo kuwa karibu na nyumbani. Kwanza nilipanga aina ya mazao ya kulima kulingana na hali ya hewa, aina ya udongo na msimu. Mazao niliyachagua mara nyingi yalikuwa maharagwe, mahindi, mboga za majani na matunda mandogo. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuchambua udongo na kuhakikisha uko na rutuba ya kutosha. Hii ilikuwa muhimu, ili mimea ianze vizuri na kukua kwa nguvu. Baada ya hapo niliandaa mbegu, nikahakikisha zimechaguliwa vizuri, zikiwa huru kutokana na magonjwa na zinazozaa vizuri. Mchakato wa kulima ulikuwa na hatua nyingi za msingi. Kuchimbia shamba, kupanda mbegu, kumwagilia na kufunika mimea. Ili kuzuia magugu na wadudu ni kazi zinazohitaji umakini. Mara nyingine nilihitaji pia kutumia mbinu za kisiasa. Za kisasa kama kutumia maburudisho madogo ya mimea au mbolea asili ili kuongeza rutuba ya udongo. Kila hatua ilikuwa ni fursa ya kujifunza, si tu kuhusu mimea, bali pia kuhusu msimu, hali ya hewa na jinsi ya kupanga muda wa kazi. Kulima kunahitaji uvumilivu mkubwa, kwani matokeo hayaonekani mara moja. Mimea hukua taratibu na kujitahidi kukua kulingana na mvua, jua na udongo. Kulima kunanifundisha kuwa kila jambo lina muda wake na ni jitihada zinazofanywa kwa umakini na bidii mara nyingi hutoa matokeo mazuri. Pia kunanifundisha kumudu changamoto kama ukame, wadudu, au magugu. Badala ya kukata tamaa, hufanya tafiti za badala na mbinu mpya za kuhakikisha mimea inakuwa vizuri. Baada ya mimea michache na kazi ngumu, kuona mazao yakikomaa ni furaha isio na kifani. Hii ni faida ya moja kwa moja ya jitihada zangu na imenifundisha dhamani ya kazi ngumu. Kuziona maharagwe yanayochanua mahindi yakiwa na vichwa vyenye nguvu na mboga za majani zikiwa na rangi nzuri ni motisha kubwa ya kuendelea kulima. Zaidi ya faida binafsi, kulima kunanifundisha uhusiano na asili. Hunifundisha kuheshimu mazingira, kutumia maji kwa busara, kuzingatia hewa na jua na kutathmin rasilimali ambazo mara nyingi tunazipuuza. Pia kulima kuna nifundisha kuwa mtu anaweza kujitegemea kidogo kwa chakula kwani unapoona kazi yako ikitoa matokeo unapata furaha ya kipekee ya kujitegemea. Kwa ujumla kulima si tu kazi ya mwili. Bali ni shule ya maisha. Kunanifundisha nidhamu, uvumilivu, kupanga, uvumilivu dhidi ya changamoto na kuheshimu hasili. Hata hivo, ikiwa sasa si kazi yangu ya kila siku pia, uzoefu huu bado unanisaidia kuelewa dhamani ya kichakula, jitihada na mshikamano wa familia na jamii. Kwa hivyo, kulima ni moja ya uzoefu muhimu sana ambao umenifanya niwe na mtazamo kwa wa heshima na shukrani kwa kazi ngumu na matokeo yake.

Wakati ninafurahi, napenda kujionyesha furaha kwa njia mbalimbali zinazoongeza hisia za utulivu na burudani. Kwanza kabisa, napenda kucheka kwa kina. Kicheko chenye moyo wote hunifurahisha sana na huondoa msongo wa mawazo. Hii, ni njia moja wapo ya kuonyesha furaha yangu kwa wengine na kunifanya nijisikie huru. Pili, napenda kushiriki furaha yangu na familia na marafiki. Wakati mwingine, furaha ni kubwa zaidi, pale inashirikishwa mazungumuzo yenye kicheko, michezo ya pamoja, au hata sherehe ndogo za pamoja. Huongeza kiwango cha furaha, kushirikiana, na wengine, hufanya tukio la furaha kuwa la kudumu na lenye maana zaidi. Tatu, napenda kufanya shughuli za burudani. Hii inaweza kuwa kutazama filamu, zuri, kusikiliza mziki nilio upenda au kucheza michezo ya ubao. Shughuli hizi hutoa furaha ya kipekee kwani huchanganya burudani, utulivu wa akili na mshikamano na wale nilio washirikisha. Pia wakati wa furaha napenda kuchukua muda wa kutafakari na kushukuru. Hili inahusisha kuandika kumbukumbu kupiga picha au hata kutafakari kwa akili kuhusu kilicho nifurahisha. Njia hii hunisaidia kuthamini kila tukio la furaha na kuunda kumbu kumbu zuri zinazo weza kurudiwa wakati mwingine. Mwisho, napenda kujishughulisha na shauku zangu binafsi. Wakati wa furaha, kufanya kitu ninachopenda kama kupika chakula, nilio chagua, kupaka rangi au hata kushiriki katika shughuli za inje huniongezea hisia za furaha na kuridhika. Kwa ujumla, ninapo furahi, napenda kucheka kushirikisha wengine, kujishughulisha na burudani kufurahia shauku zangu na kushukuru njia hizi zote zinachangia kuongeza furaha yangu na kunifanya nijisikie imara kiakili na kihisia.

Napenda sana keki ya chokoleti na si kwa sababu ya ladha yake pekee, bali kwa sababu ni keki ambayo huniletea furaha kumbukumbu zuri na hisia za utulivu kila napo kula. Ladha ya chokoleti ni tamu, yenye kuimarisha, kuridhisha na huleta kuridhika mara moja pale unapoanza kumeza kipande cha keki. Kila kipande, kinapo shika kinywa, hunitia furaha ya haraka na hunifanya nijisikie na amani ya ndani. Zaidi ya ladha, harufu ya keki ya chokoleti ni ya kipekee. Inavutia hisia zote mara moja. Mara nyingi, hunifanya nianze kujiandaa, kuki kimewezekana, kipande, kingine, hata kabla ya kuishq kile kipande cha kwanza. Mwonekano wa keki ya chokoleti pia ni sehemu ya uzuri wake, rangi ya kina ya kahawia, icing, lahini au yenye marudio yenye rangi tofauti na muundo mzuri wa keki hunifanya hukifanya kiwe cha kuvutia macho. Wakati mwingine, keki ya chokoleti huandaliwa kwa vipande vya marashi, matunda madogo au vipande vya karanga. Jambo, lonaloongeza ladha, unyenyekevu na utamu wake kwa jumla. Mwonekano huu, unaleta furaha ya kuona kabla, hata ya kwanza kula na kunifanya niwe na hamu kubwa ya kujaribu kila kipande kwa utulivu. Keki ya chokoleti pia ni ukumbusho wa starehe, furaha na mshikamano wa kijami. Mara nyingi, hupatikana kwenye siku za kuzaliwa, sherehe za familia, au mkusanyiko midogo ya marafiki. Kuonja kipande cha keki hiki iyo wakati wa hafla hizo kunaleta kumbukumbu zuri za familia na marafiki. Waliokuwa pamoja, kicheko kilicho shirikiana na mshikamano wa kipekee. Hii inadhibitisha kwamba keki ya chokoleti si chakula tu, bali ni sehemu ya kumbu kumbu na furaha zinazo bakia milele. Hata baada ya hafla kumalizika, kumbukumbu ya latha na mshikamano huo huendelea kuwa sehemu ya maisha yangu. Zaidi ya ladha na kumbu kumbu, keki ya chokoleti inafaa kwa kila wakati. Iwe ni wakati wa kusherehekea mafanikio, burudani ya kawaida, au zawadi kwa mtu wa karibu keki ya chokoleti ni chagua sahihi. Hii inafanya iwe chaguo langu la kwanza kila nikihitaji kitu kitamu. Chenye furaha ya kipekee na chenye urahisi wa kuandaa au kununua. Keki hii pia hunifundisha kutathmin jitihada za kupika mpangilio wa chakula na uangalifu katika maandalizi. Kwani keki ya chokoleti yenye ladha nzuri mara zote hubadilika kutokana na uangalifu wa mpishi katika kuchanganya viungo vyake, kupika kwa muda unaofa na kuandaa kwa njia ya kuvutia. Zaidi ya hayo keki ya chokoleti inatoa faraja ya kihisia wakati mwingine kuonja kipande cha keki hiyo kunatoa hisia za utulivu na kuridhika. Hasa baada ya siku ndefu au changamoto nyingi. Ni chakula kinacho nisa. Kwamba utamu si tu unapopatikana kwa mwili. Bali pia ni zawadi kwa hisia na akili. Hii ndiyo sababu mara nyingi upendo hupendwa na watu wa rika zote. Ni chakula kinacho burudisha mwili na akili kwa wakati mmoja. Kwa kifupi, napenda keki ya chokleti, si kwa ladha tu, bali pia kwa kumbu kumbu nzuri, mshikamano wa kijami, muonekano mzuri, harufu tamu, na faraja ya kihisia. Kila kipande cha keki hii ni zawadi ya furaha, shukran na kuridhika. Hii ndiyo sababu keki ya chokleti ina nafasi maalum maishani mwangu. Si tu chakula, bali ni sehemu ya furaha yangu, kumbu kumbu zangu na zawadi ya maisha. Ni keki ambayo inachanganya ladha, hisia na mshikamano katika kipande na kufanya kila mlaji ajisikie mwenye amani na furaha ya kipekee.

Ujuzi ambao ninaona ninaweza kuimarisha ni muhimu sana kwa maendeleo yangu binafsi na ya kitaaruma na ninaamini kuwa kuekeza katika ujuzi huu kunasaidia, kushughulikia changamoto, kuongeza tija na kufanikisha malengo yangu ya muda mfupi na mrefu. Moja ya ujuzi muhimu zaidi ambao napenda kuimarisha ni usimamizi, wa muda na uongozi. Ingawa, naweza kushughulikia majukumu yangu ya kila siku, mara nyingine napata changamoto katika kupanga kipaumbele na kushughulikia kazi nyingi kwa wakati moja. Kuimarisha ujuzi wa usimamizi na muda kunanisaidia kupanga ratiba zangu kwa uwiano, kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa wakati na kuondoa msongo wa mawazo kwa mfano kutengeneza orodha ya kipaumbele kutumia teknolojia ya kupanga kazi na kujitathmini mwishoni mwa siku kunahakikisha kwamba nashughulikia jambo la muhimu kwanza na kuwa na ufanisi zaidi. Pili, napenda kuimarisha mawasiliano bora. Huu ni ujuzi muhimu sana kwa sababu mawasiliano yanayofaa huongeza uelewa, kushirikiana vizuri na wengine na kupunguza migongano isiyo ya lazima. Ingawa, ninaweza kuelezea mawazo yangu kwa wengine ninaona bado kuna nafasi ya kuboresha njinzi ya kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima hususan katika hali changamano au za kutoelewana. Ujuzi huu unahusisha kusikiliza kwa makini, kuelewa hisia za wengine na kuelezea mawazo yangu kwa njia ambayo inachukuliwa vizuri kuimarisha ujuzi huu pia kunasaidia kuwa kiongozi mbora, mshirikishi wa timu na mtu anayeweza kushughulikia migongano kwa busara. Aidha, ufahamu wa teknolojia ni eneo jingine muhimu la kuimarisha. Katika dunia ya sasa, teknolojia imeingia katika kila sehemu ya maisha, mawasiliano, kazi, elimu, biashara na burudani. Kuongeza ujuzi katika kutumia zana za kiteknolojia, program mpya na mbinu za kidigitali kunasaidia kuwa bora saidi katika kazini na nyumbani. Kwa mfano, kujifunza programu za kusimamia miradi, kutumia zana za mawasiliano kwa ufanisi, au kutumia teknolojia ya uchambuzi wa data, hufungua fursa za kufanya kazi kwa haraka, kwa usahihi na kwa ubunifu zaidi ujuzi huu, pia hufanya nifanikiwe katika kushughulikia changamoto za kidigitali zinazotokea kila siku na kunipanua nafasi ya kujifunza na kukua kitaaluma. Zaidi ya hayo, napenda kuimarisha ufahamu wa kifedha na mipango ya muda mrefu. Huu ni ujuzi unaohusisha kupanga bajeti, kuekeza kwa busara, kuzingatia matumizi na kutengeneza mipango ya kifedha yenye manufaa ya muda mrefu. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kupata uhakika wa kifedha, kufanya maamuzi sahihi ya raslimali na kufanikisha malengo yangu binafsi ya kifamilia na hata ya kijamii. Kupitia mipango mizuri ya kifedha, ninaweza kuepuka msongo wa mawazo, kutokana na changamoto za kifedha na kueka msingi thabiti wa maendeleo ya maisha yangu ya sasa na pia ya baadaye. Mwisho, napenda pia kuimarisha ufahamu wa kijamii na kiakili. Ambao, unahusisha jinsi ya kushughulikia watu na watamaduni, maadili na mitazamo tofauti. Hii ni muhimu kwani maisha ya kijamii na kitaaluma yanahitaji uelewa, ufumilivu na uwezo wa kushirikiana kwa ufanisi. Ujuzi huu pia unasaidia kujenga uhusiano bora na wezangu, familia na jamii kwa ujumla na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Kwa kifupi, kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda, uogozi, mawasiliano, teknolojia, kifedha na uelewa wa jamii ni muhimu sana kwa maendeleo yangu binafsi na kitaaluma. Ujuzi huu pia unasaidia kushughulikia changamoto kwa ufanisi, kuongeza tija, kuchukua maamuzi, bora na kufanikisha malengo ya muda mfupi na mrefu. Pia hufundisha nidhamu, ufumilifu na mbinu bora za kushirikiana na wengine. Jambo, linaloongeza thamani ya maisha yangu kwa ujumla. Kuekeza katika kuimarisha ujuzi huu ni uwekezaji wa muda na jitihada ambao unarahisisha mafanikio ya baadaye na kunifanya niwe na uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali kwa hekima na ubunifu.

Kila asubui, napenda kula mulo wa asubui unaonipa ngufu, furaha na utulifu, wamwili na akili. Mulo wa asubui ni muhimu sana kwani. Unaeka msingi wa siku, zima na watiri ngufu, umakini na pia jinzi ntakavyo ufanya mambo kwa siku na masaa inaofuatia. Kwa kawaida, napenda kwanza na chakula ambacho kile kinacho shibisha, chenye latha nzuri na chenye lishe ya kutosha. Kila asubui, napenda kula kuwa na ugali au wali kama sehemu ya mlo wangu kwa sababu utuo ngufu na kunifanya nijisikie kushiba. Mara nyingi ufuatiwa na mboga za kimajani kama skumawiki, spinachi, hau kunde ambazo utoa nyuzi nyuzi, vitamini na madini muimu kwa mwili. Kuongeza mboga ufanya mulo wangu kuwa kamili, kia kili na kimwili. Na kunisaidia kushugulikia shuguli za siku nzima bila kuchoka haraka. Mara nyingine napenda kuongeza mayai hau nyama kidogo kama hamu ya proteini jambo linaloongeza nguvu na lishe ya mwili. Mayai yamejaa proteini na madini muhimu na ufanya mwili kushugulikia shuguli za mwili na akili. Kwa upande mwingine napenda piya kuwa na kikombe cha chai au kahawa chai utoa utulifu na furaha ya kiakili na kahawa uongeza muamuko na mshikamano wa akili. Jambo linaloongeza tija asubuhi. Kutumia kinyuaji hiki ufanya mulo wangu kuwa kamili na kunisaidia kuwanza siku kwa ngufu na mtazamo chanya. Mara nyingine napenda pia kinyuaji cha matunda kama juisi ya machungwa au matunda mengine kama maembe ambayo utua vitamini C na uchangia afya ya mwili na kinga. Ningependa pia mulo wangu wa asubui uwe na chakula kidogo cha tamu. Kama mkate, mdogo au keki kidogo ya chokleti. Hili kuleta furaha na kuridhika kwa akili. Hii ufanya asubui kuwa ya kipeke kwa nisi tu kwamba mwili unapata mgufu bali akili pia upata furaha na utulifu. Latha tamu uongeza furaha ya kisaikolojia na unifanya niwe tayari kukabiliana na changamoto za siku. Binu ya kupika mlo wa asubui pia ni muhimu na penda chakula chenye arufu nzuri na muonekano wakuvutia. Kwa sababu inachangia hamu ya kula na furaha ya kuona chakula kikiwa tayari mezani. Kuanda mlo kwa utaratibu na uzuri ufundisha nidamu ufumilifu na kutathmin pia na kuthamini chakula chenye lishe. Mara nyingi, mlo waasubui huwa ni wafamilia pia, jambo nalongeza mshikamano, mazungumzo na furaha ya pamoja. Hii inadhibitisha kuwa mlo si tu unayokula, bali pia ni wakati wa kushirikiana, kusherekea na kuimarisha usiano. Kwa ujumla, mlo wangu wa asubui ni mchanganyiko wa ugali, au wali, mboga, protini, kinyuaji cha chai au kahawa, juisi ya matunda na mara nyingine kidogo chakula cha tamu. Mlo huu utowa ngufu ya mwili, utulifu wa akili, fura ya kisaikolojia na mshikamano wa kijami. Ni mlo unaonisa, umuimu walishe kamili, muonekano, wachakula na damani ya kushirikiana na familia. Kila asubui ninapokula kwa mtindo huu, siitu kwamba nashiba na kupata nguvu, bali pia moyo na akili kupata utulifu na furaha. Jambo linaloongeza tija na mutanzamo chanya wa siku nzima. Mulo wa asubuhi kwa kweli ni musingi wa maisha yenye afya, furaha na mafanikio.

Napenda sana mkate wa ngano waasili, na si kwa sababu ya latha tu, bali pia kwa sababu ya dhamani yake ya lishe, urahisi wa kula, na jinzi unavyoongeza furaha kwa kila mlo. Mkate huu, hua na rangi ya kawia ya kina, harufu ya kuvutia, na unye nyekevu unaovaa kwa kukaushia au kuoka. Kila kipande cha mkate, huu kinapo shika kinywa, unitia furaha na kunifanya nijisikie kuridhika mara moja. Kwani ni mlo wa asili na wenye lishe kamili. Moja ya sababu ni nazo penda mkate wa ngano ya lishe yake na nilishe yake. Mkate huu hutoa wanga, changamano, unaoendelea kuhupa mwili ngufu kwa muda mrefu. Na ni chanzo kizuri cha nyuzi nyuzi ambazo husaidia mmengenyo wa chakula mwilini. Zaidi ya hayo, mkate huu maranyingi unaprotini kidogo, vitamini ba na madini muhimu kama chuma na maginesi yamu. Ambayo uchangia afya ya mwili kwa ujumla. Kwa hivyo, sii tu kwamba unakithi hamu ya kula, bali pia hufanya mwili kushugulikia shuguli za kila siku kwa ngufu na ufanisi. Aidha, napenda utaalamu wakuandaa mkate huu wakati wakuoka au hata kuununua mkate huu kutoka kwa mkate wa jadi na jua kuwa umeandaliwa kwa umakini. Kuona mchakato wahunga, kuchanganya, kisha, kupaswa, kuachwa ukae na kuokea kwenye moto wakutosha ufundisha nidhamu, ufumilifu na kuthamini jitihada za wale wanaoandaa chakula. Hii ni sababu nyingine inayo nifanya nipende mkate wangano zaidi kwani sii tu chakula, bali, pia matokeo ya jitihada na uangalifu wakipekee. Mkate wa ngano ni rahisi kuchanganya na vyakula vingine. Mara nyingi napenda kula kipande cha mkate na siagi, jamu, hau ata maharagwe ya kukahanga. Pia, unaweza kuwa na mboga nyama hau mayai ambayo hufanya mlo kuwa kamili na wenye latha nzuri. Uwezo huu wa mkate kuchanganywa na vyakula vingine hufanya kila mlo kuwa mpya na wakipekee na usaidia kuepuka kuchosha kwa kula chakula kimoja mara nyingi. Zaidi ya latha na lishe na penda mkate wa ngano kwa kumbu kumbu na hisia. Mara nyingi huchangia katika mlo wa familia, sherehe ndogo au hata kiamsha kinywa cha marafiki. Kila kipande cha mkate, kina nikumbusha nyakati za furaha kushirikiana na mshikamano wakijamii. Hii inadhibitisha kuwa chakula si tu kilicho kwenye kinywa, bali pia ni zawadi ya hisia na kumbu kumbu. Kwa ufupi, napenda mkate wa ngano si kwa latha tu, bali pia kwa lishe, ambayo pia na uraisi wakula, uwezo wakuchanganywa na vyakula vingine, dhamani ya kihisia na namna unavyo tengenezwa. Kila kipande cha mkate huu ni mchanganyiko wa furaha, lishe na kumbu kumbu nzuri ya kila mara, ninapo kula, si tu tumbo langu lina shiba, bali akili na moyo hupata furaha isio na kifani. Mkate wa ngano ni sehemu muhimu ya mlo wangu wa kila siku na unachangia afya, furaha na mshikamano wakijami. Hivyo basi, mimi hupenda sana mkate wangano iliokamili.

Kila siku, ninafanya juhudi mbali mbali kuongeza uzalishaji wangu, kwani najua kwamba tija nikihini cha mafanikio binafsi na kitaaluma. Kwanza kabisa, napendelea kupanga ratiba yangu ya kazi kila asubui na panga kazi zangu kulingana na kipaumbele, kuanzia zile muhimu na zinazo itaji nguvu nyingi za akili hadi zile za raisi. Kutengeneza orodha ya kipaombele kunasaidia kushugulikia majukumu kwa utaratibu. Kuondoa musongo, wa mawazo na kuakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati. Njia hii ya kupanga ratiba pia ufundisha nidhamu na ufumilifu. Jambo ambalo ni muhimu katika kuongeza uzalishaji. Pili ninaweka malengo mandogo na makubwa. Kila siku naweka lengo dogo ambalo linapaswa kufanikishwa na lengo la muda mrefu ambalo linahusisha maendeleo yangu binafsi na kitaaluma kwa mfano. Lengo la siku inaeza kuwa kumaliza ripoti, kuwasilisha kazi kwa wateja au kuandaa ripoti ya tathmin. Huku lengo la muda mrefu likiusisha maendeleo ya kazi au ujifunzaaji wa ujuzi mpya. Kuandika malengo haya na kuyashirikisha kwa wakati unaofaa, kuna saidia kuendelea kuwa na motisha na kutoa maendeleo kwa atua kwa atua. Zaidi ya kupanga na kuweka malengo napenda kutumia teknolojia ya zana za kidigitali kuongeza tija. Kutumia programu za kupanga kazi, kalenda za kidigitali na zana za kufuatilia maendeleo kunasaidia kushugulikia majukumu kwa haraka na kwa usahihi. Kwa mfano, kutumia zana za kupanga ratiba, kutuma taarifa kwa barua pepe, hau kwa nyaraka, pia hua ni haraka, hau kutumia programu za uchambuzi wa data, ufanya kazi hiwe raisi na kupunguza muda unaotumika bila tija. Hii pia ufundisha ufumilifu na mbinu za kisasa za kufanikisha majukumu ya kila siku. Aidha, napenda kujifunza na kuimarisha ujuzi wangu kila siku. Kuongeza uzalishaji, usiishi tu kufanya kazi kwa haraka bali pia kufanya kazi kwa ufanisi kujifunza mbinu mpya, kushirikiana na wezangu, wenye ujuzi na kuangalia njiabora za kutekeleza majukumu kuna nisaidia kuongeza tija na kupunguza makosa. Ujuzi huu ufanya kazi zangu kuwa za kiwango cha juu na kunipanua nafasi ya kushirikiana na wateja au timu zangu kwa ubora zaidi. Napenda pia kuchukua mapumziko yenye maana ili kuongeza uzalishaji. Ingawa kunadhana kwamba kufanya kazi mbila kupumzika huongeza tija kweli ni kinyume kuchukua mapumziko mafupi kutembea kidogo hau kufanya mazoezi madogo madogo ni viwili kuna saidia akili kupumzika mwili kupata nguvu na kurudi kazini kwa nguvu mpya. Hii ufanya kazi yangu kuwa yenye ubora na kwa muda mrefu kwani mwili na akili vinafanya kazi kwa ufanisi zaidi baada ya kupumzika. Pia napendelea kusimamia muda wangu kwa uwangalifu, kuchelewa au kupoteza muda kunapunguza tija. Kwa hivyo, kuanzia kazi kwa wakati, kuepuka vurugu sisizo za lazima na kushugulikia kazi kwa moja kwa wakati kunahakikisha kwamba ninaleta matokeo bora usimamizi mzuri na muda ufundisha nidhamu na kutoa uhakika wa kufanikisha majukumu yote muhimu. Mwisho kabisa napendelea kujipima na kuangalia maendeleo yangu mara kwa mara. Kila siku nadhibitisha ni kazi gani nilio fanikisha, ni changamoto gani nilizo kabiliana nazo, na ni mbinu gani zinaweza kuboreshwa. Ujio wa tathmin ufundisha mbinu mbora za kazi na kunisaidia kutambua maeneo ambayo yanaitaji kuimarishwa ili kuongeza tija zaidi siku zijazo. Kwa ujumla, kuongeza uzalishaji wangu kuna usisha kupanga ratiba, kueka malengo, kutumia teknolojia, kujifunza ujuzi mpya, kuchukua mapumziko yenye maana, kusimamia muda na kuangalia maendeleo yangu mara kwa mara. Jia hii ufundisha nidhamu, ufumilifu na mbinu mbora za kufanikisha majukumu jambo linaloongeza tija, binafsi na kitaaluma na kunisaidia kufanikisha malengo ya muda mfupi na muda mrefu kwa ufanisi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kutambua kwamba kazi bora hutokana na watu wanaofanya kazi pamoja kwa heshima, uaminifu na lengo moja. Ushirikiano si jambo lilanotokea lenyewe. Ni matokeo ya juhudi, za makusudi, za kujenga mazingira, yanayo wafanya, watu wajisikie salama, kusikilizwa na kudhaminiwa. Kwa sababu hiyo, ninachukua hatuwa mbali mbali kwa kikisha kila mwanatimu anachangia kikamilifu na kwa furaha kwanza. Kabisa huwa nahimiza mawasiliano ya wazi ya mara kwa mara. Ninahimiza wanatimu kuzungumza kwa huru, kuuliza maswali na kutoa maoni bila hofu ya kubezwa. Ninapenda mikutano ambayo kila mtu anapata nafasi ya kuchangia. Hata wale wasio na sauti kubwa. Mawasiliano ya wazi, huondoa sintofahamu, hupunguza migogoro na hujenga uaminifu miongoni mwa wanatimu. Pia, huhakikisha kuwa, kila mtu anaelewa malengo ya timu na jukumu lake binafsi. Pili, ninahimiza heshima na kudhaminiana. Kila mtu ana nguvu, ujuzi na uzoefu wake wa kipekee. Ninawahimiza wanatimu kudhamini tofauti za mawazo, tamaduni na mitazamo. Badala ya kuona tofauti kama kikwazo naziona kama fursa ya kujifunza na kuboresha ubora wa maamuzi. Heshima hujenga mazingira mazuri ya kazi ambapo kila mtu anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu. Tatu, ninahakikisha kuna malengo ya pamoja yalio wazi. Timu inapofanya kazi bila mwelekeo mmoja ushirikiano hupungua. Kwa hivyo, ninahimiza kuwekwa kwa malengo yanayoeleweka, yanayopimika na yanayokubaliwa na kila mwanatimu. Malengo ya pamoja huunganisha juhudi za kila mtu na kufanya kila mwanachama aone mchango wake una maana. Hii huongeza uwajibikaji na motisha ya kufanya kazi kwa pamoja. Aidha, ninahimiza ushirikishwaji katika maamuzi. Badala ya maamuzi kufanywa na mtu mmoja tu, napenda kusikia maoni ya wanatimu wengine kabla ya kufikia uamuzi. Njia hii huongeza umiliki wa maamuzi na wanatimu ujihisi kuwajibikia maamuzi yenyewe. Zaidi katika utekelezaji. Pia husaidia kupata mawazo mbadala na suluhisho bunifu ambazo mtu huona.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu kwa sababu ndiyo msingi wa mahusiano yote ya kweli na ya kudumu. Mtu mwaminifu hunipa amani ya moyo kwa kuwa najua naweza kumwamini katika maneno na matendo yake. Uaminifu hujenga heshima, huondoa mashaka na huweka wazi mipaka ya mahusiano. Napenda watu wanaosema ukweli hata unapokuwa mgumu. Kwa sababu ukweli huleta uelewano na ukweli na huzuia migogoro isiyo ya lazima. Mtu anapokuwa mwaminifu, anaonyeshe ujasiri wa kusimama na kusimamia misimamo yake na kuwajibikia pia matendo yake. Tabia nyingine ninayoipenda sana ni heshima. Heshima inayoonekana katika jinsi mtu anavyoongea, anavyosikiliza, anavyowatendea wengine na anavyoenenda katika mienendo yake, napenda watu wanaoheshimu wengine bila kuzingatia umri, jinsia, cheo au hali ya maisha. Heshima hujenga mazingira mazuri ya kuishi na kufanya kazi pamoja. Mtu mwenye heshima husikiliza maoni ya wengine. Hukubali tofauti za mitazamo na huepuka lugha au vitendo vinavyodhalilisha wengine. Jamii au timu yenye watu wenye heshima huwa na mshikamano na amani zaidi. Pia napenda sana huruma na hutu. Mtu mwenye huruma huonyesha ubinadamu na hali ya juu. Huruma inaonekana pale mtu anapojali hisia za wengine, anaposaidia bila kulazimishwa au kushurutishwa na anapokuwa tayari kuelewa hali ya mtu mwingine. Napenda mtu au watu wanaoweza kusimama na wengine wakati wa shida kutoa maneno ya faraja, hau msaada mdogo unaoweza kubadilisha maisha ya mtu pale anapokuwa na mahitaji. Huruma hujenga mahusiano ya kina na huimarisha mshikamano wa kijamii na kuleta umoja. Tabia na bidii ya bidii na uwajibikaji pia ni miongoni mwa tabia ninazozipenda. Mtu anayeichukua jukumu lake kwa uzito na kufanya kazi kwa juhudi huonyesha ukomafu na nidhamu. Napenda watu wanaojituma, wanaoheshimu muda na wanaokamilisha walichokabidhiwa bila visingizio. Bidii huleta maendeleo binafsi na ya pamoja. Na huwafanya wengine waamini kuwa wanaweza kutegemea mtu huyo. Aidha, napenda unyenyekevu. Mtu mnyenyekevu hata akiwa na mafanikio makubwa, huendelea kuwaheshimu na kujifunza kutoka kwa wengine. Unyenyekevu huondoa majivuno na huweka mahusiano katika msingi wa usawa. Mtu wa aina hii hupendwa na wengi, kwa sababu hujiona kuwa sehemu ya wengine, si bora kuliko wengine. Kwa ujumla, tabia ninazozipenda kwa wengine ni uaminifu, heshima, huruma, bidii, uwajibikaji na unyenyekevu. Tabia hizi hujenga mahusiano yenye afya, huimarisha mshikamano, wa kijamii na hufanya maisha yawe ya maana zaidi. Watu wenye tabia hizi huleta amani, maendeleo na furaha katika jamii, familia na maeneo ya kazi wanapokuwa wanafanya shughuli zao.

Napendelea sana tishati zaidi kuliko shati. Ingawa zote zina nafasi yake kulingana na mazingira au tukio husika. Upendeleo wangu wa tishati unatokana hasa na faraja urahisi na uhuru ninaoupata ni napoivaa. Tishati ni vazi linalo endana sana na maisha ya kila siku. Hasa katika mazingira ya kawaida na yasiyo rasmi. Inanipa hisia ya kuwa uhuru, kutokua na shinikizo na kuweza kufanya shughuli zangu bila kikwazo, chochote. Kwanza, faraja ni sababu kubwa inayonifanya nipende tishati. Mara nyingi hutengenezwa kwa vitambaa laini kama pamba ambavyo huruhusu hewa kupita na kusaidia mwili kubaki katika hali zuri katika wakati wa joto. Katika maeneo ye nye hali ya hewa ya joto, au wakati wa shuguli nyingi, tishati huwa chaguo bora kwa sababu haisababishi usumbufu. Ninaweza kutembea, kufanya kazi, nyepesi, kusafiri, au ata kupumzika nikiwa nimevaa tishati bila kujisikia kubanwa. Pili, urahisi wa kufaa na kuitunza hunifanya nipende zaidi. Tishati haina taratibu nyingi za kuvaa kama shati ambao mara nyingi, huitaji kufungwa vifungo, kupigwa pasi kwa umakini na kuvaliwa kwa mpangilio maaalum. Tishati inaweza kuvaliwa haraka na hata kama haijapigwa pasi kikamilifu bado inaonekana nadhifu kwa matumizi ya kawaida. Hili hunisaidia sana hasa nina pokuwa na haraka au ninapo toka nitapotaka mwonekano wakawaida lakini safi. Sababu nyingine ni mtindo na utofauti wa tishati. Kuna tishati za aina nyingi sana. Zenye michoro, maandishi, rangi tofauti na hata ujumbe unaonyesha hisia au msimamo fulani. Kupitia tishati, mtu anaweza kujieleza kirahisi. Anaweza kuvaa tishati inaonyesha kitu anacho kipenda. Kama muziki, michezo au kauli yenye maana. Hili pia hufanya mtu ajisikie huru zaidi kujieleza kupitia mavazi. Hata hivyo, siwezi kusema kuwa sipendi shati kabisa, shati lina heshima yake, hasa katika mazingira rasmi, kama kazini, kwenye mikutano, sherehe maalumu, au hafla, zinazo hitaji muonekano, wa nidhamu na umakini. Shati humfanya mtu aonekane nadhifu kwenye mpangilio na mwenye heshima. Ninapo vaa shati najisikia ninaanda akili yangu kwa kazi na muonekano mzito au rasmi zaidi. Shati pia huongeza kujiamini katika mazingira yanayohitaji taswira ya kitaalamu. Tofauti kubwa kati ya tishati na shati ni mazingira ya matumizi. Tishati inafaa zaidi kwa matembezi, nyumbani, safari za kawaida, au shughuli zisizo rasmi. Shati inafaa zaidi kwa ofisi, mahojiano, mikutano, au hafla za kijamii zinazo hitaji staha fulani. Kwa hiyo, ingawa napendelea tishati bado ninatambua umuhimu wa shati kulingana na muktadha. Kwa ujumla napendelea tishati kwa sababu ya faraja, urahisi na uhuru, unaonipa, inaonipa katika maisha ya kila siku. Ni vazi linalo endana na mtindo wa maisha ya kisasa na lenye nafazi kubwa ya kujieleza kibinafsi. Hata hivyo, shati hubaki kuwa muhimu na kuchukua nafasi yake inapo itajika. Kwangu, mimi chaguo bora la vazi hutegemia mazingira, shughuli na hisia za siku husika, lakini kwa matumizi ya kawaida, tishati ndiyo ninayo ichagua mara nyingi zaidi.

Wikendi kwangu ni wakati muhimu sana wakupumuzika, kujithamini na kujijenga upiya baada ya wiki ndefu ya majukumu. Ninapo zungumzia shughuli zangu za wikendi, si zungumzi tu kupumzika kimwili, bali pia kupumzika kiakili, kihisia na kijamii. Wikendi hunipa nafasi ya kuishi kwa utulivu zaidi bila presha ya ratiba ya kila siku, ambayo huwa nakabiliana nayo kila siku. Kwa kawaida, shughuli zangu za wikendi huwanza mapema jumamosi asubui. Huwa napenda kuamuka mapema ili kunufaika na hewa safi ya asubui. Mara nyingi huwanza kwa kufanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa miguu hau kunyoosha mwili. Hii hunisaidia kuamsha mwili na kujiweka tayari kwa siku nzima. Baada ya hapo, hufuata kufungua kinywa kizuri ya ambacho, hunipa nguvu na kunipa muda wakutulia nikiwa peke yangu. Nikitafakari, mipango ya siku. Sehemu kubwa ya wikendi yangu, hutumika kuimarisha uhusiano na familia. Ninapenda kutumia muda na watu, wakaribu, kwakufanya, shughuli za pamoja, kama kupika, kusafisha mazingira ya nyumba. Hau, ata kukaa pamoja, tukizungumza. Mazungumzo haya hunisaidia kuelewa mawazo na hisia za wengine. Na pia hunipa fursa haya kushiriki uzoefu wangu. Ushirikiano huu huimarisha mshikamano wakifamilia na kunifanya nijisikie nipo pahali sahihi. Wakati mwingine, wikendi hutumika kwa kushughulikia majukumu binafsi ambayo hayapati nafasi wakati wa wiki. Haya ya naweza kuwa kama kupanga nyumba, kusoma vitabu, nilivyo viacha au kujifunza jambo jipya. Ninadhamini sana muda huu kwa sababu huniruhusu kujiendeleza kielimu na kiujuzi bila haraka. Kusoma hau kujifunza kitu kipya hunipa musukumo. Na kunifanya nijisikie ninaendelea kukuwa. Pia, wikendi ni muda wa kujihusisha na marafiki. Kukutana nao, iwe ni kwa mazungumzo ya kawaida au shughuli za kijamii. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia kufanya shughuli ambazo huwa sifanyi wakati katikati ya wiki. Urafiki unamuchango mkubwa katika hafya ya akili na wikendi hunipa nafasi ya kuimarisha mahusiano haya. Mara nyingi hukutana katika mazingira tulivu ambapo tunaweza kucheka kubadilishana mawazo na kusaidiana kisaikolojia. Jumapili kwa upande wangu ni siku ya utulivu zaidi, ni siku ya kujitathamini, kupanga wiki ijayo na mara nyingi kushiriki katika shughuli za kiroho au za kitafakari. Hii hunisaidia kurejesha amani ya ndani na kujiandaa kisikolojia kwa majukumu yajayo, kupanga wiki, kuna nipa mwelekeo na kunipunguzia msongo wa mawazo unaoweza kujitokeza baadaye. Kwa ujumla, shughuli zangu za wikendi hunisaidia kusawazisha maisha ni muda wakupumzika, kujifunza, kushirikiana na wengine na kujithamini. Wikendi hunifanya nijisikie nipo hai ni namwelekeo na niko tayari kukabiliana na changamoto za maisha kwa nguvu mpya.

Ndiyo, napenda kuimba. Ingawa si kwa maana ya kukua muibaji wa kitaaluma hau mtu anaye panda majukwani mara kwa mara. Kuimba kwangu ni zaidi ya njia ya kujieleza kupunguza mawazo na kufanya moyo uwe mwepesi. Ni shuguli ninayoifanya kwa hihari bila shinikizo na mara nyingi utokea tu katika mazingira ya kawaida ya maisha ya kila siku. Kuimba unipa hisia ya uhuru wa ndani. Wakati mwingine ninaweza kuimba nikiwa peke yangu nyumbani. Nikiendelea na kazi zangu ndogo ndogo kama kusafisha au kupika sauti ya wimbo unifanya nisahau kwa muda changamoto na misuko-suko ya maisha. Hata kama sauti yangu si ya kipeke au yenye mfuto wakisanii sana furaha ninayo ipata kutokana na kuimba unitosha. Kwangu, si swala la ubora wa sauti, mbali ni hisia inayotoka moyoni. Pia napenda kuimba nyimbo zinazo beba ujumbe mzito, hasa zile zinazo guza maisha ya kila siku. Nyimbo za matumaini, ufumilifu, upendo au shukran, univutia zaidi. Ninapo kuwa na maneno yenye maana huwamsha tafakari ya ndani na kunifanya ni ji tathmin. Wakati mwingine wimbo mmoja unaweza kunifanya ni kumbuke tukio fulani maishani. Mtu aliewai kukutana nae niliewai kukutana au somo nililo jifunza. Hivyo kuimba kuna kuwa si burudani tu mbali pia safari ya kihisia. Kuimba pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuwa nyakati ambapo mawazo yanakua mengi au siku imekua ndefu na nzito. Katika hali kama hiyo, kuimba ufanya kazi kama tiba ya kisaikolojia. Unapotoa sauti, unahisi kama unapumua kwa kina zaidi. Na pole pole akili inatulia. Ni njia rahisi, lakini yenye nguvu ya kujituliza bila kuitaji vifaa au mazingira maalum. Katika mazingira ya kijamii, sii mtu wa kuanza kuimba hadharani ya ufyo-ovyo, lakini nikijikuta mahali ambapo watu wanaimba kwa pamoja, kama sherehe au mikutano ya kijamii, uwa nashiriki kwa furaha. Kuimba pamoja, ujenga mshikamano na kuleta hisia ya umoja. Sauti mbali mbali, zinapo ungana, unahisi kama kila mtu ni sehemu ya kitu kimoja kikubwa, na hiyo unigusa sana. Kwa upande mwingine, kuimba pia unifundisha ujasiri, ata kuimba peke yangu unisaidia kukubali mimi ni nani bila kujilaumu. Unifundisha kuwa, si kila kitu kinaitaji ukamilifu ili kiwe cha thamani. hIsia, hii unisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha, kama kuzungumza mbele ya watu, hau kutoa maoni yangu bila hofu. Kwa ujumla, napenda kuimba kwa sababu unifanya nijisikie hai, huru na mtulifu. Ni njia ya kujieleza, kujifariji na kuungana na hisia zangu za ndani. Ingawa si kila mtu atanisikia ni kiimba, faida yake kubwa iko ndani yangu. Kuimba kwangu ni sauti ya moyo na hilo ndilo jambo muhimu zaidi.

Michezo ninayopenda kutazama ni sehemu muhimu ya burudani yangu na pia njia ya kujifunza maadili kama nidhamu, ushindani wa haki, umoja na kujituma. Kutazama michezo hunipa furaha, hunipa msisimuko na wakati mwingine hunifanya nitafakari kwa kina kuhusu maisha kwa sababu michezo mingi huakisi changamoto na mafanikio yanayopatikana katika maisha ya kila siku. Michezo ninayovutiwa sana nayo zaidi ni soka. Riadha, raga na kwa kiasi fulani mpira wa kikapu. Kwanza, soka ndilo mchezo ninaoupenda zaidi kutazama. Soka lina mvuto wa kipekee kwa sababu ni mchezo unaoeleweka kwa urahisi lakini una mbinu na mikakati mingi sana. Kutazama mechi ya soka, hunifanya nihisi msisimko mkubwa. Hasa pale timu nayoipenda inaposhambulia au kujilinda katika dakika za mwisho. Ninapenda soka kwa sababu linaunganisha watu wa rika, tamaduni na mataifa tofauti tofauti. Mechi kubwa kama kombe la dunia, ligi ya mabingwa ulaya au mashindano ya mataifa ya Afrika huleta watu pamoja, wakishangilia kwa pamoja na kwa sauti licha ya tofauti zao. Zaidi ya ushindi na kufungwa kwa magoli napenda kutazama soka kwa sababu ya nidhamu na kazi ya timu. Mchezaji mmoja hawezi kushinda mechi peke yake. Ni lazima ushirikiano huwepo. Hii hunifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja, kuheshimu majukumu ya wengine na kuweka malengo ya pamoja. Pia napenda kuona jinsi, makocha, wanavyobadilisha mbinu kulingana na hali ya mchezo. Jambo linalofanana sana na maisha halisi ambapo mtu hulazimika kubadilika ili kufanikiwa. Mchezo mwingine ninaopenda sana kutazama ni riadha. Riadha hunivutia kwa sababu inaonyesha uwezo halisi wa mwili wa binadamu. Mashindano ya mbio kuruka na kuruka na kurusha hunionyesha wazi matokeo ya mazoezi, uvumilivu na kujitolea. Napenda sana kutazama mbio ndefu na za kati. Hasa, kwa sababu wanariadha wengi hutoka Afrika mashariki niki nionyesha kwamba na kwa bidii na nidhamu. Mtu anaweza kufika mbali bila kujali anakotoka. Riadha pia hunifundisha somo la uvumilifu, mshindi wa mbio ndefu si yule anayeanza kwa kasi sana, bali yule anayejua kudhibiti nguvu zake hadi mwisho. Somo hili ni muhimu sana katika maisha kwani mafanikio ya kweli mara nyingi yanahitaji subira, mipango na uwezo wa kuvumilia changamoto kwa muda mrefu. Raga ni mchezo mwingine ninaofurahia kuutazama. Hasa inapochezwa katika mashindano ya kimataifa. Ingawa ni mchezo wa nguvu na mguso wa mwili. Raga ina nidhamu ya hali ya juu na heshima kubwa kwa waamuzi na wapinzani. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyopambana kwa nguvu uwanjani lakini wakabaki na heshima na mshikamano baada ya mchezo hili hii hunionyesha kwamba ushindani haupaswi kuondoa utu na heshima kwa wengine. Kwa upande mwingine, mpira wa kikapu ni mchezo ninaoufuata zaidi kwa burudani na mbinu. Napenda kasi yake mabadiliko ya haraka ya mchezo na ustadi wa wachezaji. Mpira wa kikapu hunifundisha umuhimu wa maamuzi ya haraka, umakini na kujiamini. Mchezaji anaweza kukosa mara kadhaa, lakini bado akaendelea kujaribu bila kukata tamaa. Jambo, linanonitia moyo hata katika maisha yangu binafsi. Kwa ujumla, michezo ninayopenda kutazama, hunipa zaidi ya burudani, hunipa mafunzo ya maisha, hunijenga kisaikolojia, na hunisaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi. Michezo hunikumbusha kwamba ushindi hauji kwa bahati bali kwa maandalizi, bidii na ushirikiano. Pia hunikumbusha kukubali kushindwa kama sehemu ya safari ya mafanikio. Ndio maana michezo imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Si kwa kuitazama tu bali kwa maadili ninayojifunza kupitia michezo hiyo.

Kila mwaka mpya ni tukio ambalo inanipa furaha, matumaini mapya na fursa ya kutafakari kuhusu maisha yangu. Sherehe za mwaka mpya si tu kuhusu burudani, bali ni njia ya kuungana na familia, marafiki na jamii kwa ujumla. Kwa kawaida, ninafanya maandalizi mapema ili kuhakikisha siku hiyo inakuwa ya maana na ya kipekee. Kuanzia mapema mwezi wa desemba, napanga mambo kadha kwanza, napanga muda wa kukaa na familia na marafiki. Ni muhimu kwangu kuhakikisha kwamba siku ya mwaka mpya siyo ya haraka au ya shinikizo. Hii inahusisha kupanga chakula cha kipekee, mapambo ya nyumbani, na mara nyingine hata kuwa na hafla ndogo ndogo nyumbani. Napenda kuanza maandalizi haya kwa kuangalia mwaka uliopita. Nikitafakari mafanikio niliyoyapata, changamoto nilizokumbana nazo, na makosa niliyojifunza kutokana nayo. Tafakari hii hufanya nione thamani ya muda na kusaidia kuweka malengo mapya kwa mwaka ujao. Siku ya mwisho ya desemba, kwa kawaida napenda kujiandaa mapema asubuhi, kuamka mapema kunanisaidia kufanya baadhi ya maandalizi ya mwisho, kama kusafisha nyumba, kupanga viti au meza na kuandaa chakula. Chakula ni sehemu muhimu sana ya sherehe hii kwa sababu ni njia ya kushirikiana na familia na marafiki. Mara nyingi napendelea kuwa na mlo wa pamoja unaojumuisha vyakula vya kipekee ambavyo ni sehemu ya mila za familia. Chakula hiki si tu kinazidisha furaha bali pia hujenga mshikamano miongoni mwa wote wanaoshiriki. Wakati wa mchana napenda kutumia muda huu kwa kujipatia starehe binafsi. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu nilichopenda, kutazama filamu nzuri, au hata kuzunguka nje kuangalia mandhari. Hii hufanya nishinde msongo wa mawazo na kurudisha nguvu ya kisaikolojia. Katika sherehe za mwaka mpya ni muhimu kwangu kuwa na mtazamo chanya na moyo mtulivu ili kushiriki furaha kwa wengine bila kuchoka au huzunika. Usiku wa mwisho wa mwaka, sherehe huanza rasmi. Kwa kawaida, familia huungana pamoja kwenye chakula cha jioni na mara nyingine marafiki pia hujumuishwa. Tunazungumza, kucheka na kushirikiana hadithi za mwaka uliopita. Ni wakati wa kutoa shukrani kwa mafanikio tuliyoyapata, kujifunza kutokana na changamoto na kutambua jitihada za kila mmoja. Sherehe hizi hunifundisha mshikamano, utulivu na heshima kwa wengine dakika za mwisho kabla ya saa kuonyesha mwaka mpya ni muhimu zaidi. Mara nyingi tunashirikiana kusherehekea kwa kuhesabu sekunde za mwisho kisha kushangilia kwa furaha kubwa mshangilio sauti za kengele na hata michezo ya moto au fataki huchangia msisimko huu kwa siku hiyo. Napenda kushirikiana na wengine kwa furaha bila kuzingatia tofauti zetu. Ni wakati wa kuondoa chuki, kusamehe na kuanza upya. Baada ya kuingia kwa mwaka, napenda kuweka malengo mapya. Hii ni fursa ya kupanga maisha yangu, kuweka mipango ya kazi, afya, elimu na uhusiano.

Kazini, kukutana na matatizo ni jambo la kawaida na jinsi ninavyo shambulia ndio huamua kama nitafanikiwa au nitakwama. Mimi huamini kwamba tatizo lolote, liwe kubwa au ndogo, linaweza kutatuliwa kwa utaratibu, utulivu na fikra makini, badala ya kukimbilia au kulichukulia kwa jazba. Napendelea kulikabili kwa hatua zilizo pangwa vizuri. Hatua ya kwanza ninapo kutana na tatizo kazini ni kulitambua kwa uwazi. Hujiuliza tatizo hasaa ni nini? Linatokana na nini? Nani au nini kimeathirika? Mara nyingi matatizo huonekana makubwa kwa juu, lakini yakichunguzwa kwa kina hugundulika kuwa ni mkusanyiko wa changamoto ndogo ndogo. Kwa hiyo, kuchambua tatizo husaidia kulielewa vizuri na kuepuka kufanya maamuzi ya haraka yasiyo sahihi. Baada ya kutambua tatizo, huchukua muda kutafuta taarifa zote muhimu. Hii inaweza kujumuisha kuangalia nyaraka, takwimu, ripoti za awali, au hata kuuliza wenzangu waliowahi kukumbana na hali kama hiyo. Napenda kusikiliza pande zote zinazo husika ili nipate picha kamili ya tatizo. Hatua hii ni muhimu kwa sababu uamuzi wowote mzuri lazima ujengwe juu ya taarifa sahihi na za kutosha. Hatua inayofuata ni kupanga mbinu za kutatua tatizo. Hujiuliza maswali kama, ni njia zipi zinaweza kutumika, ni ipi inafaida zaidi na hasara chache. Je, raslimali tulizo nazo zinatosha. Katika hatua hii, napenda kuorodesha suluhisho katha badala ya kushikilia wazo moja tu. Hii, hunipa uhuru wa kuchagua mbinu bora zaidi kulingana na mazingira na muda uliopo. Kazini, si kila tatizo linahitaji kushugulikiwa peke yangu. Ndiyo, maana ushirikiano ni sehemu muhimu ya mbinu ninayotumia. Kuwashirikisha wenzangu, wasimamizi au timu husika ili kupata mitazamo tofauti. Mara nyingi, mtu mwingine anaweza kuona suluhisho ambalo mimi sikuliona. Ushirikiano pia hujenga uwajibikaji wa pamoja na kufanya utekelezaji wa suluhisho kuwa rahisi zaidi. Baada ya kuchagua suluhisho, hufuata utekelezaji wa mpango. Hapa ndipo nidhamu na umakini vinavyohitajika. Ni nahakikisha kuwa kila hatua inatekelezwa kwa wakati na kwa usahihi. Ikiwa mpango unahusisha watu wa wengine, huwa wazi katika mawasiliano ili kila moja ajue jukumu lake. Mawasiliano mazuri huzuia mkanganyiko na hupunguza makosa yanayoweza kujitokeza. Wakati wa utekelezaji, huwa tayari na marekebisho kwa marekebisho. Si kila mpango hufanya kazi kikamilifu mara ya kwanza. Endapo, nitaona dalili kwamba suluhisho halileti matokeo yaliyo tarajiwa sitasita kulirekebisha. Kubadilika ni sifa moja muhimu kazini kwa sababu mazingira hubadilika na changamoto pia hubadilika. Kukubali kurekebisha mpango si udhaifu. Bali ni ishara ya hekima na ukomavu wa kitaaluma. Baada ya tatizo kutatuliwa, huchukua muda kutathmini matokeo hujiuliza, je, tatizo limetatuliwa kikamilifu. Ni jambo gani ilifanya kazi vizuri. Ninini kingefanyika tofauti kama hali hii ingerudi tena. Tathmini hii hunisaidia kujifunza na kuboresha mbinu zangu za baadae. Kila tatizo ninapo litatua huwa somo linalo niongezea uzoefu. Zaidi ya hayo napenda kujifunza kutokana na matatizo badala ya kuyaogopa. Ninaamini matatizo kazini ni fursa ya kujifunza kukua na kuonyesha uwezo wangu wa kufikiri kwa kina. Ninapo, yanapo nikabili hunikumbusha umuhimu wa subra, mawasiliano, mazuri na uwajibikaji. Kwa ujumla, ninashambulia tatizo kazini kwa utulivu, uchambuzi wa kina, ushirikiano na utekelezaji wa makini. Mbinu hii hunisaidia si tu kutatua matatizo bali pia kujenga waminifu kazini, kuboresha mahusiano na wenzangu na kuongeza ufanisi wangu. Kwangu, tatizo si mwisho wa kazi bali ni mwanzo wa suluhisho na maendeleo mapya.

Ndiyo, nimewai kusafiri katika pahali pahazuri sana yalio niacha na kumbu kumbu sisizo sahaulika. Moja ya usafari zangu, ilio nivutia zaidi ilikuwa kutembelea pwani ya Kenya, haswa maeneo ya diani na malindi. Bahari ile yenye maji ya samawati, mchanga mweupe laini na upepo mwanana wa baharini ilinipa amani ya kipekee. Asubuhi za pwani huwa tulivu huku mawimbi ya kigonga ufukwe taratibu na jioni machweo ya jua huwa ya kupendeza sana. Ya rangi ya machungwa nimewai pia kusafiri kuenda kwa buga ya wanyama ya maasai mara ambako uzuri wa asili ujitokeza kwa namna ya kipekee nyika pana, wanyamapori, wanao tembea kwa uhuru na hanga pana lisilo na vikwazo unifanya nihisi ukaribu mkubwa na asili. Kuona simba, tembo na twiga katika mazingira yao ya asili, ni uzoefu unaofungua macho na kuimarisha heshima kwa mazingira. Mahali pengine pazuri nilipo tembelea ni ziwa nakuru, hasa karibu na ziwa na maeneo ya milima, manthari ya kijani, hewa safi na utulivu wa eneo unifanya nijisikie nimepumzika kabisa. Safari hizi zilimenifundisha kutathmin kuthamini uzuri wa nchi yangu na kunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira. Kwa ujumla, kusafiri kwenda maeneo, mazuri, unipafuraha, unipanua mtazamo wa maisha, na kuniacha na kumbukumbu ambazo, unipa tabasamu kila ninapo zikumbuka.

Ndiyo, napenda popcorn na si kwa sababu tu ni vitafuno rahisi, bali kwa sababu vina ambatana na hisia, kumbukumbu na nyakati maalum za furaha. Popcorn kwangu si chakula chakubana, njaa tu, bali ni sehemu ya burudani na mapumziko ya akili. Kila ninapofikiria popcorn mara nyingi uja picha ya wakati wakupumzika, kuangalia filamu au kukaa na watu ni nao wapenda. Kwanza kabisa, napenda popcorn kwa sababu ni nyepesi na rahisi kupatikana. Haichukui muda mrefu kuandaa na inaweza kutengenezwa nyumbani kwa rahisi bila maandalizi mengi. Dakika chache tu, zinatosha kubadilisha punje ndogo la mahindi kuwa bakuli liliojaa vitafunwa vyenye mvuto. Mchakato wenyewe, wakusikia punje zikilipuka huwa wakufurahisha na kunijaza matarajio ya latha inaokuja. Ladha ya popcorn pia univutia kwa zababu inaweza kubadilishwa kulingana na upendeleo. Wakati mwingine napenda popcorn ya chumvi ya kawaida, haswa ninapohitaji kitu rahisi na kisicho na mambo mengi. Nyakati nyingine napendelea popcorn yenye siagi kidogo ambayo hunipa ladha laini na harufu nzuri. Pia kuna siku ambazo popcorn tamu hunivutia zaidi hasa ninapokuwa katika hali ya kujipa zawadi au kusherehekea jambo ndogo. Uwezo wakubadilika kwa popcorn hunifanya nisichoke haraka. Popcorn pia inanivutia kwa sababu inauhusiano mkubwa na burudani. Kuangalia filamu bila popcorn kwangu, uhisi kama kuna kitu kinakosekana. Iwe ni filamu nyumbani au sinema. Popcorn huongeza ladha yatukio nzima. Kila unapochukua kipande, unahisi kama unashiriki kikamilifu katika kile unachotazama. Hata nyumbani, popcorn hunifanya nijisikie kama nimejitengenezea sinema yangu binafsi. Zaidi ya burudani, popcorn hunikumbusha nyakati za kijamii. Kuna kumbukumbu za kukaa na marafiki au familia. Tukicheka, kuzungumuza na kugawana bakuli moja la popcorn. Kitendo cha kushiriki chakula kidogo kama hiki, hujenga, ukaribu na huleta hisia ya pamoja. Popcorn haina masharti. Kila mtu anaweza kuchukua bila mpangilio wala taratibu nyingi. Jambo, linalofanya mazingira yawe huru na ya kufurahisha kwa upande wa kiafya na penda pia ukweli. Kwamba popcorn inaweza kuwa chaguo nzuri ikiwa itaandaliwa kwa njia sahihi. Ikiwa haina mafuta mengi au sukari kupita kiasi. Popcorn ni nyepesi na haibebi uzito mkubwa tumboni. Hii unifanya nijisikie vizuri hata baada ya kula. Tofauti na vitafuno vingine vinavyoweza kuleta uzito au uchofu hata hivo napenda popcorn kwa kiasi. Sili kila wakati wala kupita kiasi. Kwa sababu naamini katika uwiano. Kuna nyakati maalum ambapo popcorn hufa zaidi. Kama jioni, za mapumziko, wikendi, au wakati washerehe ndogo. Hii hunifanya ni idhamini zaidi na kuifurahia kikamilifu inapo patikana. Kwa ujumla napenda popcorn kwa sababu inaunganisha ladha, urahisi, burudani na hisia za furaha. Ni chakula kidogo lakini chenye maana kubwa katika nyakati za mapumziko. Kila bakuli la popcorn linabeba zaidi ya punje zinazopasuka. Lina beba utulivu tabasamu na wakati wakujifurahisha ndiyo maana popcorn inanafasi yake ya kipekee katika vitu ninavyovipenda.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni kasi ya kuhudumia au kusaidia watu. Iwe ni kupitia taaluma rasmi au majukumu ya kijamii. Ninaidhamini kazi hii kwa sababu inamguzo wamoja kwa moja katika maisha ya binadamu na huacha athari inayodumu zaidi ya mshahara au sifa. Kazi ya kuwahudumia wengine hunipa hisia za maana, uajibikaji na kuridhika moyoni ambayo ni vigumu kuipata katika kazi zinazo lenga faida pekee. Kwanza, kazi hii inanivutia kwa sababu inalenga suluisho la matatizo, halisi ya watu. Kila siku, watu ukumbana na changamoto mbali mbali, kiuchumi, kijamii, kiafya au kisaikolojia. Kazi ya kuhudumia watu hunipa fursa ya kuwa sehemu ya suluhisho. Hata kama ni kwa mchango mdogo kuona mtu akipata afueni, matumaini au mwelekeo mpya kutokana na msaada nilio utoa hunifanya niisi kuwa juhudi zangu zinathamani na ya kweli. Pili, kazi hii unifundisha uruma na ufumilifu. Kila mtu anahadithi yake. Na si marazote mambo huwa mepesi. Kukutana na watu watabaka tamaduni na mitazamo tofauti unipanua mawazo na kunifanya njifunze kusikiliza kwa makini. Kupitia kazi hii nimejifunza kuwa suluisho bora uwanza kukuelewa tatizo kwa kina na kumtambua mtu kama binadamu mwenye isia si kama namba au kesi tu. Sababu nyingine inayonifanya ni idhamini kazi ya kuhudumia watu ni uajibikaji wakimaadili unaokuja nayo. Kazi hii unilazimisha kuwa mkweli mwenye nidhamu na mwenye kujidhamini mara kwa mara. Maamuzi ni nayoyafanya ya naweza kuathiri maisha ya mtu. Hivyo unifanya ni chukue tahadhari, nifanye kazi kwa weledi na niheshimu kanuni. Wajibikaji huu unilenga kitaaluma na unijenga kitaaluma na kunifanya niwe mtu bora hata nje ya kazi. Zaidi ya hayo, kazi hii uchangia kujenga jamii imara. Jamii yenye watu wanao jali wenzao uwa na mshikamano. Amani na maendeleo ya pamoja kwa kuhudumia watu ninaisi kuwa ninachangia katika kujenga uaminifu na mshikamano kati ya wanajamii. Kila tendo dogo, la huduma, ushauri, msaada wavitendo, hau hata kusikiliza uongeza jiwe moja katika msingi wajamii yenye utu. Kazi ni nayo idhamini pia unipa fursa ya kujifunza kila siku. Changamoto hubandilika, mahitaji ya watu hubandilika na suluisho pia hubandilika. Hii hunifanya niendele kujifunza, kuborecha ujuzi wangu na kuwa mbunifu kila siku ni darasa jipya dinalonifundisha mbinu bora za mawasiliano usimamizi wa muda na utatuzi wa matatizo, ukuaji huu wa kila siku hunifanya nione kazi kama safari ya maendeleo na si mzigo. Pia kazi ya kuhudumia watu unipa kuridhika binafsi ambako akiwezi kupimwa kwa fedha. Kuna furaha ya kipekee katika kujua kuwa uwepo wako umeleta tofauti chanya. Hata siku zinapo kuwa ngumu kumbu kumbu ya mtu aliye faidika na msaada wako hunipangufu ya kuendelea. Kuridhika huku hunifanya niamke kila siku ni kiwa na hari na kusudi. Hata hivyo, ninafahamu kuwa kazi hii inachangamoto zake. Kuna nyakati za kuchoka, kukatisha tamaa, au kukutana na mazingira mangumu. Lakini changamoto hizi hunifundisha udhabiti na kunikumbusha kwa nini nilichagua kuidhamini kazi hii. Zina niimarisha na kunifanya niwe na mtazamo mpana zaidi kuhusu maisha na kazi. Kwa ujumla, kazi ninayo idhamini zaidi ni hile inayoweka utu na wabinadamu mbele, inayo jenga matumaini na inayo changia ustawi wa jamii. Ni kazi inayo nipa maana, hunijenga kama mtu na hunifanya ni isi kuwaa, ninatimiza wajibu wangu kwa wengine. Kwa ngu, dhamani ya kazi haipimwi kwa cheo hau kipato pekee bali kwa athari, chanya inayo acha katika maisha ya watu na jamii kwa ujumla.

Kupiga picha ni jambo linalo lifanya si kwa ratiba malum, bali kulingana na isia, mazingira na matukio yanao nizunguka. Siesabu marangapi kwa siku au kwa wiki. Kwa sababu, kwangu kupiga picha ni zaidi ya kitendo cha kubonyeza kamera. Ninjia ya kunasa muda, kumbu kumbu na isia. Kuna vipindi napiga picha maranyingi na vipindi vingine napita mudamurefu bila kupige picha ata moja. Kwa kawaida napiga picha kila napo kutana na tukio lenye maana. Hii inaweza kuwa wakati washere, safari, mukutano wakifamilia ata au wata tukio ndogo lakini lenye isia ya pekee. Si lazima liwe tukio kubwa, wakati mwingine muanga wajua unapo ingia dirishani kwa namna ya kipeke, hau manthari tulifu jioni unifanya nichukue simu au kamera na kupige picha. Katika hali kama hizi, napiga picha mara katha, wakatha kwa wiki bila hata kupanga. Wakati wa safari au likizo, napiga picha mara nyingi zaidi. Hapa ndipo hamasa yangu ya upigaji picha uongezeka sana. Mandari mapia, tamanduni tofauti, na mazingira yasiyo ya kawaida unifanya nihisi na itaji la kuifadhi kila kitu katika picha. Naweza kupige picha kila siku, ata mara nyingi kwa siku moja, kwa sababu kila kona uonekana kuwa na andithi yake. Katika safari, picha unisaidia kukumbuka, siyo tu mahali nilipofika, bali pia isia nilizo kuwanazo wakati huo. Kuna pia nyakati napiga picha kwa sababu ya kumbukumbu za watu. Familia na marafiki wana nafasi kubwa katika picha ni nazo pigia. Napenda kuifadhi nyuso, tabasamu na nyakati za pamoja kwa sababu muda upita. Haraka na watu ubandilika katika mikutano ya kifamilia au kukutana na marafiki wa muda mrefu. Napiga picha marachache lakini zenye maana kubwa. Si idadi ya picha inayo njalisha, mbali uzito wa kumbukumbu inayo bebwa na kila picha. Ata hivyo, kuna vipindi ambavyo napigia picha marachache sana. Wakati mwingine ninapokuwa na majukumu mengi, hau nikiwa nimechoka kia kili, sina hamu ya kupigia picha. Katika nyakati hizi, napendelea kuishi muda huo, kikamilifu bila kutazama kupitia lenzi la kamera. Ninaamini si kila kitu lazima kiifadhiwe katika picha. Baadhi ya kumbu kumbu ni mbora zikiba kitu moyoni. Upigaji picha kwangu pia utegemea hali ya ikiisia. Ninapo kuwa katika hali ya furaha au tulifu uwa na hamu saidi ya kupigia picha. Lakini napo kuwa na msongo wa mawazo au uzuni mara nyingi sipiki picha kabisa. Hii ni kwa sababu napigia picha kwa moyo si kwa kulazimika. Ninapo taka kupigia picha ni kwa sababu ninataka kushiriki au kuifadhi isia fulani. Kwa upande wa FIFA, mara nyingi utumia simu kwa sababu ipo karibu nami muda mwingi. Hii uniraisishia kupige picha gafla bila maandalizi. Hata hivyo, si kila picha ninayo pigia uiweka au kushiriki. Baadhi ni za kubinafsi kabisa kwa anchili ya kumbukumbu zangu mwenyewe. Hii unifanya nipige picha kwa uhuru zaidi bila kujali mtazamo wa wengine. Na piga picha pia kwa kiasi ni kiepuka kupitiliza. Ninaamini kupiga picha kupita kiasi kunaweza kupunguza latha ya kuishi tukio lenyewe. Kwa hivyo, ata ninapo kuwa na nafasi ya kupigia picha nyingi uchagua chache tu ambazo zinawakilisha tukio vizuri. Hii unifanya niwe makini zaidi na kile ninacho kinasa. Kwa ujumla, sina idadi kamili ya marangapi na pigia picha. Wakati mwingine ni marakatha kwa wiki, wakati mwingine ni marachache kwa muezi. Kutengemea na mazingira na maisha, nina ya nafyo endelea. Kilicho muimu kwangu si wingi wa picha, bali damani ya kila picha. Kila ninapo pigia picha nafanya hivyo kwania ya kuifadhi kumbu kumbu. Kusimulia hadithi na kunasa isia ambayo sitaki ipote. Hivyo upigaji wa picha kwangu ni sehemu ya maisha lakini si mzigo. Nifuraa ya iari na ya maana.

Msimu wa mwaka ninao upenda zaidi ni msimu wa mvua. Hasa ule wa mvua za wastani, unaokuja baada ya kipindi cha joto kali. Napenda msimu huu kwa sababu unaashiria uhai mpya, matumaini na mwanzo wa mambo mengi mazuri. Kwa mtazamo wangu, mvua si tu maji yanayoshuka kutoka angani bali ni baraka inayoguza ardhi, mimea, wanyama na hata mioyo ya watu. Kwanza kabisa, napenda msimu wa mvua kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira ninayotokea. Ardhi iliyo kuwa kavu na yenye vumbi hubadilika na kuwa ya kijani na yenye rutuba. Miti hutoa majani mapya, mauwa huchanua na nyasi hukuwa kwa wingi. Mandhari hubaridilika na kuwa ya kuvutia sana. Na hewa huwa safi zaidi. Kila ninapotembea au kuangalia mazingira wakati wa msimu wa mvua huhisi kama dunia imepewa uhai mpya. Sababu nyingine inayonifanya nipende msimu wa mvua ni hali ya hewa yake. Joto kali hupungua na upepo mwanana huleta hisia ya utulivu. Usiku huwa mzuri wa kulala na asubuhi huanza kwa baridi laini inayochangamsha mwili. Sauti ya matone ya mvua yanapopiga paa au ardhi hunipa amani ya kipekee na hunisaidia kupumzika kiakili. Kuna wakati mvua hunifanya niketi kimya nikitafakari maisha. Nikihisi utulivu ambao ni vigumu kupata wakati wa joto kali. Msimu wa mvua pia ninaopenda kwa sababu ya faida zake kwa kilimo. Kwa jamii nyingi hasa zile zinazo tegemea kilimo mvua ni chanzo cha matumaini na maisha. Wakulima hupanda mazao yao wakijua kuwa mvua italeta mavuno. Kuona mashamba yakistawi hunipafuraha kwa sababu ninajua kuwa chakula kitapatikana na maisha yataendelea. Msimu wa mvua hunikumbusha uhusiano wa karibu kati ya binadamu na mazingira. Zaidi ya hayo, msimu wa mvua huleta hisia za kijamii na kifamilia. Wakati watu huwa karibu zaidi, wakikaa ndani, wakizungumza, wakinywa chai moto, au wakishirikiana hadithi. Kuna hali fulani ya ukaribu unawojitokeza wakati mvua inanyesha nje. Wakati mwingine mvua hutukumbusha dhamani ya kuwa pamoja na wengine na kushukuru mambo madogo kama paa juu ya kichwa au chakula cha moto. Napenda pia msimu wa mvua kwa sababu hunifanya kutafakari na kujitathmin. Mvua inaponyesha kwa muda mrefu maisha hupungua kasi. Hali hii hunipa nafasi ya kufikiria malengo yangu. Changamoto nilizo zipitia na hatua ninazo paswa kuchukua mbele. Ni kama muda wa kusimama kidogo na kujipanga upya. Msimu huu hunifundisha subira na kwa sababu si kila kitu kinaweza kufanyika kwa mara moja. Baadhi ya mambo yanahitaji muda. Kama mbegu zinazohitaji mvua ili ichipuke hata hivyo, ninatambua kuwa msimu wa mvua una changamoto zake. Barabara huwa na matope. Baadhi ya shughuli husimama. Na wakati mwingine mafuriko hutokea. Lakini licha ya changamoto hizo bado naona uzuri wake ukizidi hasara. Changamoto hizo hunikumbusha umuhimu wa maandalizi. Na kuheshimu nguvu za asili. Tofauti na msimu wa joto kali unaoweza kuleta uchovu na ukame, au msimu wa baridi ulio kithiri unaoweza kuwa mgumu kwa wengine. Msimu wa mvua kwangu una uwiano, una changamoto, lakini pia una baraka nyingi. Ni msimu unaoleta matumaini mapya na kuonyesha kuwa baada ya ukame uhai hurudi tena. Kwa ujumla, musimu wa mvua ninaupenda zaidi kwa sababu unaunganisha uzuri wa asili, utulivu wa akili, faida za kiuchumi na mafundisho ya maisha hunifanya nihisi karibu zaidi na mazingira na kunikumbusha kuwa maisha yana mizunguko yake. Wakati wa ukame na wakati wa neema, ndiyo maana kila mvua inaponyesha siioni kama kero bali kama zawadi ya asili inaobeba uhai, matumaini na mwanzo mpya.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi, ya heshima na yenye kusikiliza pande zote mbili. Kwa sababu, ninaamini mawasiliano mazuri ndiyo msingi wa mausiano bora, iwe ni kazini, nyumbani, au katika jamii kwa ujumla. Kwangu, kuwasiliana si kutoa ujumbe, bali ni mchakato wa kuelewana, kushirikiana, kushirikishana mawazo na kujengana uaminifu. Kwanza kabisa, napendelea sana mawasiliano ya ana kwa ana inapo wezekana. Njia hii, unipa nafasi ya kusoma luga ya mwili, mionekano ya uso na sauti ya mtu ninaezungumza nae. Fitu hivi unisaidia kuelewa isia na inia ya ujumbe unaotolewa zaidi ya maneno ya nayo tamkwa. Kwa mfano, mazungumzo ya ana kwa ana unisaidia kugundua kama mtu anawasiwasi, furaa hau mashaka. Jambo linalo nisaidia kujibu kwa busara zaidi. Pia, njia hii ujenga ukaribu na uhusiano wa araka kati ya watu. Hata hivyo, si kila wakati mawasiliano ya ana kwa ana yanawezakana. Katika ali hizo, napendelea kutumia simu. Asa, pale panapo itajika ufafanusi wa haraka au majadiliano yenye isia. Kusikia sauti ya mtu unipa mwelekeo bora kuliko maandishi pekee. Kupitia simu, ninaweza kuuliza maswali papo hapo. Kusaihisha kutoelewana na kujenga mazungumzo yenye mutiririko mzuri. Jia hii ni muhimu sana katika mazingira ya kazi au wakati wa maswala ya dharura. Kwa upande wa mawasiliano ya maandishi kama vile ujumbe mfupi au barua pepe ni nayatumia kwa makusudi na kwa umakini mkubwa. Napendelea maandishi pale panapo itajika kumbukumbu rasmi maelekezo ya wazi au taarifa sisizo na isia nyingi katika maandishi uwa makini kuchagua maneno ili kuepuka tafsiri potofu. Ninajua kuwa maandishi hayana sauti wala uso, ivyon. Neno moja linaweza kueleweka vibaya. Ndiyo maana napendelea maandishi yalio wazi, mafupi lakini yenye maelezo ya kutosha. Jamb lingine muimu katika mtindo wangu wa mawasiliano ni kusikiliza kwa makini ninaamini kusikiliza ni sehemu kubwa ya kuwasiliana kuliko kuzungumza. Ninapo zungumza na mtu hujitahidi kumpa nafasi ya kueleza mawazo yake bila kumkatiza. Kusikiza unisaidia kuelewa mtazamo wa mwingine ata kama sikubaliani nae. Hii unifanya nijibu kwa busara na kwa eshima badala ya jazba hau isia. Napendelea pia mawasiliano ya eshima na staha ata katika hali za kutokubaliana. Ninaamini tofauti za maoni ni jambo la kawaida. Lakini namna tunavyo wasiliana ndicho kinacho amua kama tofauti hizo zitajenga au zitaharibu mausiano. Ninapo kutana na maoni yanao pingana na yangu hujaribu kueleza musimamo wangu kwa utulifu na hoja bila kushambulia mtu binafsi, hii husaidia kueka mazingira ya mazungumzo kuwa salama na ya kujenga. Katika mazingira kikundi au timu napendelea mawasiliano shirikishi. Hii ina maanisha kutoa nafasi kwa kila mtu kuchangia mawazo yake. Uwa naona kuwa mwanzo bora maranyingi utokana na mjandala wa pamoja. Si maamuzi ya mtu mmoja. Kwa hiyo napenda kuuliza maswali, kusistiza ushirikishi na kudhamini michango ya wengine. Hii uongeza morali na ujenga isia ya umiliki wa maamuzi yanao afikiwa. Pia napendelea kuwasiliana kwa wazi na ukweli. Sipendi kuzunguka zunguka hau kuficha ujumbe muimu. Ikiwa kuna jambo ngumu la kusema napendelea kulisema kwa njia ya eshima lakini kwa moja kwa moja. Wazi ujenga uaminifu na uaminifu uimarisha mausiano ya muda mrefu. Watu wanapojua kuwa unasema ukweli hata kama sii nzuri kila wakati ukueshimu zaidi.

Hapana, sihishi mahali nilipozaliwa. Na hali hiyo imenipa uzoefu mpana na mtanzamo tofauti kuhusu maisha, jamii na mimi mwenyewe. Kuhama kutoka pahali nilipozaliwa, kuenda kuhishi kuingine ni safari yenye changamoto na fursa nyingi na imekuwa sehemu muhimu ya ukuwaji wangu binafsi. Nilipozaliwa, nilikuwa katika mazingira niliyoyazoea tangu utotoni. Kulikuwa na watu niliowafahamu, mila nilizozielewa na utaratibu wa maisha uliokuwa wa kawaida kwangu. Mahali pale palinipa msingi wa maadili, lugha na namna ya kuhusiana na wengine. Hata hivo, kandhiri nilivyokuwa maitaji ya maisha kama masomo, kazi au maendeleo binafsi yalinilazimu kuondoka na kuanza maisha mapya sehemu nyingine kuishi mbali na mahali nilipozaliwa kulikuwa mabadiliko makubwa, mwanzoni haikuwa rahisi kuacha familia, marafiki wa utotoni na mazingira niliyoyazoea. Kulikuwa na wakati wa kujisikia mpweke, hasaa mwanzoni kwa sababu kila kitu kilionekana kipya na tofauti, lugha, mitindo ya maisha, hata namna watu walivyowasiliana viliitaji muda wa kuzoea. Hata hivyo, changamoto hizi zilinifundisha uvumilivu na kunifanya nijitegemee zaidi. Moja ya faida kubwa ya kutoishi mahali nilipozaliwa ni kwamba imenipanua mtanzamo wa maisha. Nimekutana na watu wa tamaduni tofauti, mitanzamo mbali mbali, na njia tofauti za kuishi. Hii imenizaidia kuwa mtu anayekubali tofauti, anayejifunza kusikiliza, anayeheshimu mitazamo isiyofanana na yangu. Nimegundua kuwa dunia ni kubwa, kuliko eneo nililokulia na kila mahali kuna kitu cha kujifunza. Kuishi sehemu mpya pia kumeimarisha uhuru na uwajibikaji wangu binafsi. Nikiwa mbali na familia nimelazimika kufanya maamuzi mengi peke yangu kuhusu matumizi ya fetha, ratiba ya maisha na mipango ya baadae. Hii ilimenifanya niwe makini zaidi. Nipange vizuri na kuwajibika kwa matokeo ya maamuzi yangu. Ni uzoefu ambao usingekuwa rahisi kupata kama ningebaki pahali nilipozaliwa. Hata hivo kutoishi mahali nilipozaliwa akumaanishi kuwa nimesahau mizizi yangu. Bado nahisi husiano mkubwa na mahali nilikotoka. Kila napopata nafasi napenda kurudi kutembelea, kuwasalimia jamaa na marafiki na kukumbuka nilikotoka, mahali pa kuzaliwa ubaki kuwa sehemu ya utambulisho wangu hata kama siishi pale tena. Hunipa hisia ya nyumbani na hunikumbusha safari niliopitia hadi kufikia nilipo sasa. Wakati mwingine, kuna hisia mchanganyiko kuhusu kuhishi mbali na mahali pa kuzaliwa. Kuna nyakati najisikia nimekosa ukaribu wa kifamilia au urahisi wa kuzungukwa na watu waliokuzoea tangu utoto. Lakini pia, kuna nyakati ninashukuru sana kwa fursa nilizopata kwa kuhama. Fursa ambazo huenda nisingepata kama ningebaki pale pale. Hii hunifanya nitambue kuwa kila chaguo maishani linafaida na chagamoto zake. Kwa kuishi sehemu tofauti, nimejifunza pia kujenga dhana mpya ya nyumbani. Nyumbani si lazima iwe mahali ulipozaliwa bali, ni pale unapohisi salama, unakubaliwa na unaweza kukua. Kwa sasa, ninaiona sehemu ninayoishi kama nyumbani kwa sababu imenipa nafasi ya kujijenga, kufanya kazi na kuunda mahusiano mapya yenye maana. Hata hivyo, moyoni, bado, kuna nafasi maalum kwa mahali nilipozaliwa. Kwa ujumla, siishi pahali nilipozaliwa, lakini uzoefu huo umekuwa baraka katika safari yangu ya maisha. Umenifundisha kujitegemea, kunipa mtanzamo mpana wa dunia na kunisaidia kukua kama mtu. Nimejifunza pia kuwa mahali ulipozaliwa ni mwanzo wa safari na si mwisho wake. Kuondoka mahali pale, kulinipa nafasi ya kujimudua upya, kujifunza na kudhamini zaidi nilikotoka. Kwa hilo, ninadhamini sana safari yangu iwe nipo karibu au mbali na pahali nilipozaliwa.

Kinywaji chabaridi ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda ya asili, asa juisi ya embe, machungwa au malimao. Ninakipenda kinywaji hiki kwa sababu kinachanganya ladha nzuri, manufaa ya kiafya na isia ya ubichi, inayo changamusha mwili na akili. Kwangu, kinywaji cha baridi si kwa anjili ya kuzima kiupekee mbali nisehemu ya kujitunza na kufurahia muda wa mapumziko. Kwanza kabisa, napenda juisi ya matunda kwa sababu ina asili na yenye afya. Tofauti na vinyuaji vingine vingi vya viwandani vyenye sukari nyingi na kemikali, juisi ya matunda unipa virutubisho vya mwili kama vitamini na madini. Ninapo kunywa glasi ya juisi, baridi ya embe au chungwa, uhisi mwili wangu ukipata ngufu na uwai, pia unisaidia kujisikia mwepesi na mwenye ngufu asa wakati wa joto kali. Sababu nyingine inayo nifanya nipende juisi ya matunda ni latha yake, halisi na tofauti. Kila tunda lina latha yake ya kipeke, embe lina utamu, mzito na laini, chungwa lina mkuzanyiko, mchanganyiko, wautamu na uchachu, huku passion ikiwa na latha, kali, inauchangamusha ulimi. Utofauti huu unifanya nisiichoke juisi haraka na kwa sababu ilinaweza kubandilisha aina kulingana na isia au wakati wa siku. Napenda pia juisi ya baridi kwa sababu unikumbusha nyakati za furaha na mapumziko. Wakati wa mchana baada ya kazi au jioni nikiwa nimechoka glasi ya juisi baridi unifanya nipumue kwa kina na kupunguza uchofu. Pia ninapo kuwa na familia au marafiki kunywa juisi ya matunda pamoja uongeza hali ya ukaribu na mazungumzo mazuri. Ni kinywaji kinachofaa kwa kila kizazi na kila mazingira. Zaidi ya hayo, juizi ya matunda unipa uhuru wa kuandaa kwa mtindo ni naopenda. Naweza kuongeza barafu kwa ajili ya baridi zaidi au kuichanganya na matunda mengine ili kupata latha mpya wakati mwingine napenda kuongeza tangawizi kidogo au limao ili kuipa latha ya kipekee na yenye msisimuko uwezo huu wa kubuni unifanya ni hisi kama ninajitengenezea kinywaji changu maalum kila wakati. Napenda pia ukweli kwamba juisi ya matunda ni kimbilio nzuri wakati wa joto kali. Katika hali ya hewa yenye joto, mwili uitaji maji na vinywaji vinavyo saidia kuurudisha baridi. Juisi, baridi unisaidia pia kupunguza joto la mwili na kunifanya nijisikie nafuu haraka. Nitofauti na vinywaji vyenye gesi ambavyo, wakati mwingine huongeza kiu badala ya kuipunguza. Hata hivyo, napenda kunywa juisi kwa kiasi na busara. Najua kuwa hata vinywaji vya asili vina sukari ya matunda. Hivyo, ninaakikisha siinywi kupita kiasi. Napendelea juisi safi isio na sukari ya ziada. Ili nifaidike zaidi kiafya na kimwili. Hii unifanya nione juisi si kama anasa tu mbali kama sehemu ya mtindo wa maisha yangu. Mbali na juisi wakati mwingine napenda maji baridi yalio changanywa na limau au matunda kidogo. Hasa, ninapotaka kitu chepesi sana hata hivyo, juisi ya matunda bado inabaki kuwa chaguo langu la kwanza kwa sababu ya latha na isia ya kuridhika ninapo pata baada ya kuinywa kwa ujumla, kijuanji cha baridi, ninacho kipenda ni juisi ya matunda ya asili kwa sababu kinaunganisha afya, latha, ubichi na furaha. Unisaidia kupunguza kiu, kunipa nguvu na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kia kili. Kila glasi ya juisi baridi ni kama zawadi ndogo ni nayojipa. Asa baada ya siku ndefu au wakati wa joto kali ndio maana kwangu juisi ya matunda ni si kinywaji tu. Mbali nisehemu ya maisha ni nayo furahia.